Aina ya keki ninayoipenda ni aina ya keki inayoitwa vanilla Ninaipenda kwa sababu ni keki tamu sana na katika sherehe zangu za siku za kuzaliwa nimeweza kupata fursa ya kula keki hiyo aina ya keki ingine ambayo ninapenda pia ni aina ya keki ya chokolati aina ya keki ya chokolati ni aina ya keki tamu sana Kwa sababu ni keki ilio na sukari, ni keki ilio na mwonjo wa chokolati na uyo ni chokolati ni kitu kitamu sana kati ya vanilla na chokolati pia unaweza ziunganisha ukatoa keki ambayo ni tamu zaidi keki ambayo unaweza ukaiuza upate pesa mingi sana na keki, na mtu hukula keki kwa sherehe tofauti tofauti watu wanaweza nunua keki kwa sherehe ya kuzaliwa kwa mtu watu wanaweza nunua keki kwa kufariki kwa mtu, watu wanaweza nunua keki kwa mtu kusoma kiwango fulani na kupita kiwango hicho watu pia wanaweza wakanunua keki kwa kusherekea kutahiriwa kwa mtu kama mfano mimi nilipo tahiriwa, nikiwa na miaka 13, pia niliweza nikatahiriwa na niliweza nikanunuliwa keki na ikakuwa nisherehe kubwa familia kwetu na napenda sana Sherehe kama hizo na napenda sana keki sana sana napenda keki kubwa Napenda keki kubwa yenye kilo tano nikiwa na keki kubwa enye kilo tano Siwezi shindwa kuimaliza na najua nitayafurahi Kwa sababu ya utamu wake Kwa hivyo hata bado ninajua watu kadhaa wanao uza keki ambao nikitaka kununua keki Ninaweza enda kwao na ni nunue keki kwa bei nafu, keki ya vanilla ama keki ya chokolati na niweze nika ji-enjoy na nieze nikajivinjari kwa wakati huo Kwa hivyo napenda keki na aina ya keki ninayoipenda ni aina ya vanila na bila kusahau chokolati pia napenda aina ya keki ya chokolati na kuna aina za keki tofauti tofauti pia Kuna aina ya keki ya cinnamon Kuna aina keki tofauti ni vyenye mimi sizijui kwa sababu mimi si Sipiki keki lakini kwa kwa kile ninacho kijua kuhusu keki na kile ninacho kipenda aina ya keki ninacho kipenda ni aina ya vanilla na aina ya chokolati Ingawaje kwetu dada yangu pia ni mpikaji wa keki naye anapenda aina ya chokolati na kupenda kupika pia aina ya vanilla Ndio maana ninanapenda keki hizo Kwa sababu na yeye alikuwa amezoea kuzipika nayo mimi nilikuwa nimezoea kuzikula Kwa hivyo nilikuwa napenda jinsi zinavyo onja na nikipenda na mwambia pika tena na tena na yeye anapika keki nami nakula na na furahia sana mno Kwa hivyo naipenda aina ya keki ya vanilla na aina ya keki ya chokolati.

Nakula chakula mingi tofauti tofauti mchana. Nikiamka kitu cha kwanza nitafanya kitu cha kwanza nitakula baada ya kuosha uo na kufanya hizo vitu zingine mingi mingi Kitu ya kwanza nitapika chai, chai hiyo itakua ni ya maziwa chai hiyo nitakunywa na mkate, ama chapati, ama mandazi, ama ugali. Italingana ni nini nitapata kwa wakati huo. Kwa hivyo napenda kunywa chai hiyo ni wakati wa tuseme kitu saa tano hivi Ikisha fika saa saba, napenda kula ugali Ugali na kitu yoyote ambayo inaendana vizuri na ugali kama mboga Ugali na nyama, ugali na omena, ugali na vitu zingine mingi. Kwa hivyo napenda ugali, napenda pia wali wali pia ni mlo mtamu sana na wali unaendana na vyakula vingi kama vile maharagwe, ndengu, chakula ambayo tunaita sosi huku kwetu Kenya. Kwa hivyo napenda kula vitu vi vitu tofauti tofauti na kutoka maeneo tofauti tofauti Kitu kingine ambacho napenda kula mchana ni chai. Sana sana tuseme kahawa kwa sababu kahawa inachangamsha mwili kahawa inafungua mwili, kahawa inaondoa mawazo mengi. Na kahawa inakufanya kuweza kufanya kazi kwa utaratibu na kwa umakini. Kwa hivyo hiyo ni pia ni kitu ambayo napenda yenye ni kahawa pia ni chakula napenda kula mchana nayo kahawa hii pia lazima niikunywe na kitu Mara mingi itakuwa ni kukunywa kahawa na biskuti ama itakuwa ni kunywa kahawa na keki keki hiyo itakuwa ni keki ya aina ya vanila ama aina ya keki ya chokoleti. Mbona napenda kahawa na keki? Kwa sababu zinashika tumbo na zinaendana. Nayo kahawa hiyo pia ni vizuri ikiwekwa maziwa Ndiyo iweze kushibisha mtu na iweze kushika tumbo. Kwa hivyo hizo ndio chakula zenye napenda kukula mchana Napenda kahawa. Napenda ugali na napenda chai. Na hii ugali naipenda ikiendanishana na mboga ama kuku, ama ama kitu yoyote ambayo inaendana na ugali. Kwa hivyo hizo ndizo chakula ambazo napenda mimi kula mchana.

Ndiyo ni natumia mfumo wa usalama wa vidole, lakini simu yangu haiwezi kubeba mfumo wa usalama huo kwa sababu sio simu ya aina hiyo, kwa sababu ni simu ya aina tofauti. Sasa natumia mfumo wa usalama mwingine ambao ni wakueka jina langu. Jinalangu ni lilo liweka kama nenosiri. Kwa hivo ni natumia mfumo wa usalama wa nenosiri. Mfumo wa usalamu wa vidoli nilikuwa na utumia kitambo nikiwa na simu ingine, simu tofauti ambayo ilikuwa inaweza kubeba nafsihio. Lakini simu ni nayo sai, haiwezi, ndiposa na tumia mfumo wa usalamu wa nenosiri. Na ni vizuri sana kutumia mfumo usalamu wa vidoli kwa sababu ni vigumu sana mtu kufikia kidole chako ama kuweza kujua, kuweza kupata kidole chako. Labda ukuwe umezimia umelala ama ukue hauko uhai lakini itakua nivigumu sana na nivizuri sana kukuwana mfumu wa usalamu wa vidole kwenye simu na kwa vitu tofauti tofaudi hadi kwenye mlango, hata kazini Ndiposa mtu ambaye si wa kazi siweze kuingia pale juu nivigumu sana kuangalia kila mtu ambaye anaingia kazini sana sana ikiwa ni kampuni kubwa Kwa hivo ndiyo nimewahi kutumia mfumo wa usalamu wa vidole lakini kwa sasa natumia mfumo wa usalama wa neno siri na niliweza kutumia mfumo wa usalama wa vidole kitambo nikiwa na simu ingine yenye si hii simu hio ilieza ikaharibika nilianguka chini ika ikatokana Kuna kuwanga na aina mfumo wa usalama tofauti na mingi sana Kuna neno siri, kuna kuweka nambari nambari kama ni ya siku yako ya kuzaliwa ama nambari ya yule unaye mpenda ama nambari yako ya simu ni jinsi utakavyo chaguwa kufanya kueka mfumu huwo wa usalama ndiyo nimewahi kutumia usalama mfumo wa usalama wa vidole lakini kwa sasa natumia mfumo wa usalama wa nenosiri.

Italingana ni mchezo gani? Kuna mchezo ambazo ninapenda kucheza na kuna mchezo ambazo ninapenda peke yake kutazama. Mchezo ambazo ninapenda kucheza ni mchezo kama mchezo wa mandondi. Mchezo wa mandondi ni mchezo ambao ninapenda kucheza, napenda pia kucheza mchezo wa raga. Lakini kwa mchezo ambazo ninapenda kuona ama kutazama ni mchezo wa mpira. Mchezo wa mpira wa mguu huu ni mchezo ambao ninapenda kutazama. Na watu wengi wengineo pia wanapenda kuitazama. Lakini kwa mchezo ambao ninapenda kucheza ni mchezo wa mandondi na mchezo wa raga na mchezo wa raga niliucheza nikio katika kidato kidato cha kwanza, kidato cha pili, kidato cha tatu na cha nne Lakini nilipomaliza shule ya upili Niliweza nikajiunga na shule kikuu na kule shule kikuu niliweza nikajua kuhusu mchezo wa mandondi Mara ya kwanza nilipoanza kuijuajua, nilikuwa napenda kuitazama, nilikuwa napenda watu wakicheza, kuwaona wakifurahi na ikiwaletea furaha sana, moyoni mwao na wakifanya mazoezi, lakini nilipoendelea na muda, na kuungana nao niliweza kuipenda, na nikaweza kupenda kufanya mazoezi, na nilipofanya mchezo wangu wa kwanza, hapo ndipo mchezo wa mandondi ukanifurahisha na kutoka hapo nikaweza kupenda kuicheza na nikacheza mara kadhaa si mara moja peke yake. Kwa hivo ninapenda kucheza sikutazama michezo, lakini italingana ni michezo gani Lakini mimi kama mchezaji mi napenda kucheza na nimeishi kucheza kwa miaka mingi Ingawaje ni michezo tofauti nayapenda yote na nimeishi kuyacheza.

Na wakumbuka walimu wengi tofauti kutoka shule. Kulikuwa na walimu walikua wakali, kulikona walimu wapole, kulikona walimu walikua nanijua na kulikona walimu wenye wako wananijua. Na wote walikua nachangia tofauti katika maisha yetu kule shuleni. Aswa shule ya upili. Achana ata na shule ya msingi. Shule ya upili likuwa na walimu wengi sana. Tulikua na walimu karibu wa rubaini kwa sababu na sisi pia tulikua wanafunzi wengi. Katika shule hiyo mwalimu ambaye ni na kumbuka Wakuanza ni mwalimu ambaye anaitua bwana otieno Bwana otieno walikuwa ni mwalimu mkali sana alie ogopewa shule mzima Tulikuwa tunamuita chui kwa sababu ya ukali wake na kwa sababu walikuwa na joa kila mtu shule mzima na walikuwa mwalimu ambaye anagopewa tana wale wanafunzi ambaye walikuwa kubwa ambao walikuwa najiona hao ndo wenyeji Kwa hivyo kuna uyo mwalimu bwana otieno na na mkumbuka sana kwa sababu kuna siku nilijipata katika shida shida hiyo ilikuwa ni shida kubwa sana na haliweza kunisedia na kanitua katika shida hiyo ingawaje ni mimi mwenyewe nilieza kujiingiza katika shida hiyo Kuna walimu wengine pia tofauti, walimu wa pili ambaye ni na mkumbuka ni walimu wa itoaje Wayne Bena uwe alikuwa walimu wetu wa science na alikuwa ni walimu mzuri sana na halikuwa natufunza jinsi ya kutatua shida katika maisha Achana tana masomo na vitabu pekee yake Mwalimu mwngine ambaye ni namkumbuka kwa uzuri na kwa upendo ni mwalimu haituwa Owen Bwana Owen alikuwa ni mwalimu mzuri sana alikuwa napendwa na wanafunzi wote Hakuwa anachapa wanafunzi Halikuwa ikiwa ni kukuwathibu atakupa kazi ufanya na kazi hiyo lazima utaweza kuimaliza na hikuwa ni kazi ngumu sana Kwa hivyo bwwana owen alikuwa apendwa sana na wanafunzi wote shule ni mzima na halikuwa molimu wetu wahisabati kutoka kidato cha kwanza hadi kidato cha nene na halikuwa ni molimu mwenye ukarimu, molimu mwenye busara na mwalimu mwenye kuelewa Halikuwa na heza kuelewa ukiwa na shida ama, ukiwa na tatizo lolote Angeweza kukusaidia kulitatua na tatizo hilo halinge kukulakichwa sana Kwa ivyo ni mwalimu alieza kusaidia watu na kutoa watu kwa mashida mingi sana Mwalimu mwingine ambaye ninaeza kumkumbuka nikitoka shule ni halikuwa mwalimu Halikuwa mwalimu wanaitua buwana ojijo Buwana ojijo ndia halikuwa mwenye shule na halikuwa naendeleza mikakati mingi sana ya kusukuma shule hiyo Uweweze kuinuka juu na tuweze kuibuka washindi katika mitiani ya kima taifa na likuwa ni mwalimu mzuri sana na likuwa ni mwalimu mwenye usaidizi Mwalimu mwenye ukarimu ambayo ungeza kumspamisha na umwilize shida helako amatatizo Angeza kusaidia kulisulujisha na likuwa pia napenda wana wanafunzi wengi kama si wote sana sana wakidato cha kwanza pili na tatu wanafunzi wakidato cha nne wakua wanapenda kwa sababu walikuwa mtu wakukaza maisha likuwa mtu ambaye hapendi mchezo mtu ambaye hapendi mdomo mingi Kwa hivo hao ndio walimu na wakumbuka kutoka shule.

Ndiyo, ninaweza kuishi siku moja bila teknolojia. Wacha hata siku moja, ninaweza kukaa mwezi, ama hata miezi mbili ama tatu. Italingana ni nini imetokea ikafanya niweze kukaa bila teknolojia hiyo. Kwa sababu, watu hadi huenda jela na wanakaa bila teknolojia kwa muda mrefu sana. Ingawaje, kwa wakati ambayo tunaishi, tunatumia teknolojia kufanya kazi. Kwa hivyo, kukaa bila teknolojia itakuwa ni vigumu sana lakini siyo ati siwezi. Ninaweza tena vizuri kwa utaratibu na kwa ukarimu sana. Nimewahi jaribu kukaa bila teknolojia kwa muda wa mwezi mmoja. Nikiwa shule kikuu. Simu yangu ilikuwa imeharibika. Nilikuwa naitumia tu hivi ikawacha tu kufanya. Alafu ikageuka tu nyeusi. Vile iligeuka nyeusi hivyo ndio iliwacha kufanya, yaani ilizima. Ilipozima nilijaribu kupeleka kwa fundi, wanijaribu kunisaidia kuunda hii ama hii, lakini hawakuweza. Kwa hivyo ndio nipate simu ingine ilibidi nimengoja kwa muda mrefu, muda wa miezi karibu mbili. Miezi hiyo mbili ilipoisha ndipo nilipopata simu ambayo ilikuwa inaweza kuingia kwenye teknolojia. Kwa hivyo mimi kuishi bila teknolojia ndiyo naweza lakini kwa sasa ninatumia teknolojia hiyo kufanya kazi na kama naitumia kufanya kazi itakuwa ni vigumu sana mimi kukaa bila teknolojia kwa sababu teknolojia inanisaidia kulipa kodi inanisaidia kunilisha tumbo, inanisaidia kulisha wale walio karibu na mimi na kusaidia wale waliokaribu na mimi pia. Kwa hivyo, ndiyo ninaweza kukaa bila teknolojia na ndiyo ninaweza kukaa kwa muda mrefu. Lakini kwa sasa itakuwa ni vigumu. Lakini maisha ikiniweka kwa, kwa huo, maisha ikiniweka hapo kwa kukaa bila teknolojia Ikiwa kuwa sina simu ama siwa sina nini, basi sina budi ila kukaa bila teknolojia. Lakini kama niko na chaguo basi nitasema sitaweza kukaa bila teknolojia kwa sababu mi najua jinsi inanisaidia katika kazi zangu katika kuongea na watu teknolojia pia haisaidii pia kwa kazi pekee yake inasaidia kwa kuongea na watu. Inaweza kuwa kuwa mtu unaye mjua ama mtu unayempenda aliye mbali na wewe ako mgonjwa na wewe pekee yake ndiye unayeweza kumsaidia inaweza kuwa ni kifedha ama kumsaidia damu ama kumsaidia figo kitu yoyote ile na ndiyo hiyo ujumbe iweze kukufikia itabidi kwanza umepiga simu. Umetumia teknolojia kupata ujumbe huo. Kwa hivyo teknolojia ni kitu mzuri sana na inasaidia. Kwa hivyo kitu ingine pia inafanya kukaa bila teknolojia inaweza kuwa ngumu kwa upande wangu ni kuwa teknolojia ndiyo inayounda pesa siku hizi kwa wengi, Sio kama kitambo, kutoka teknolojia ikuje watu wengi siku hizi wako kwa simu, wanashinda kwa simu wakiangalia simu. Kwa hivyo kupata wateja ni virahisi ukitumia teknolojia kuliko kama kitambo, kuenda kuongelesha mtu kwenye barabarani.

Ninapenda juisi tofauti tofauti ya matunda lakini ambayo ninaipenda sana na kwa uhakika ni juisi ya machungwa. Juisi ya machungwa ni tamu na juisi ya machungwa inasaidia mwili na vitu vingi sana na vitu tofauti tofauti. Kitu ya kwanza juisi ya machungwa inasaidia mwili, inakusaidia kupigana na magonjwa. Kwa sababu machungwa iko na ile hali ya kusaidia mwili kupigana na magonjwa inakuweka kuwa salama salmini. Juisi ingine ambayo ninapenda ni juisi ya maembe kwa sababu juisi ya maembe ni tamu na juisi ya maembe ukikunywa unahisi ni kama inafungua mwili na inafungua mishipa ya damu. Kwa hivyo napenda juisi ya maembe na juisi ya machungwa Nazipenda pia kwa sababu, sababu ingine ambayo napenda juisi ya machungwa ni ina, ukiwa na kiu, juisi ya machungwa inaweza kutowa kiu hiyo na unahisi vizuri sana Pia moja kwa moja juisi ya maembe pia inafanya kitu moja kama hiyo kupoteza kiu. Halafu kitu ingine pia napenda pia juisi ya paipai Juisi ya paipai ni tamu na juisi ya paipai inakusaidia kufungua mwili. Juisi ya paipai ni mzuri kwa sababu iko na manufaa mingi mwilini kwa sababu inakusaidia ukienda kujisaidia haja kubwa basi kinyesi inaeza kupita kwa urahisi. Kwa hivyo hiyo ni juisi ya paipai inasaidia kwa kufungua njia ya kinyesi kwa urahisi huwezi kuumia. Na inakusadia pia kusiaga chakula tumboni inasaidia kusiaga chakula tumboni, chakula haikuwami tumboni na inaingia yote mishipani. Juisi ingine ambayo ninapenda ni juisi ya maembe kwa sababu pia maembe tena inasaidia kwa kuongeza damu mwilini na inaongeza damu na ni kitu mzuri sana kwa sababu tunahitaji damu kwa vitu mingi kama vile kupumua, kufanya kazi damu yenyewe ni uhai wa binadamu Kwa hivyo napenda hizo juisi zote kwa sababu ya hayo manufaa yote na nitaendelea kuyakunywa na hata leo nilifurahi sana venye nilikunywa juisi ya machungwa.

Ndiyo, ninapenda sana kusoma maoni mtandaoni. Kama mtu anayefanya kazi mtandaoni na kuishi mjini Nairobi, maoni ya watu wengine hunisaidia sana kufanya maamuzi sahihi. Pia hii hunisaidia kuepuka utapeli, bidhaa duni au huduma zisizoaminika. Pia, kusoma maoni hunipa uwelewa mpana kuhusu mitazamo tofauti ya watu. Wakati mwingi, mtu anaweza kuona faida wa hasara ambayo mimi sikufikiria. Kwa kazi za mtandaoni hasa, kama vile majukwa ya kazi huru au programu za kipato, maoni ya wengine hunipa picha halisi ya kile cha kutarajia. Hata hivyo, kwa makini kwa sababu si kila maoni ni ya ukweli, bidhaa baadhi yanaweza kuwa ya kupotosha au yenye upendeleo. Ndio maana napenda kusoma maoni mengi Kabla ya kufanya uamuzi kwa ujumla maoni mitandaoni na chanzo muhimu cha taarifa hunisaidia kuokoa muda pesa na juhudi Kwa hivyo, ndiyo ninapenda kusoma maoni mitandaoni na haswa napenda kusoma maoni mitandaoni kutoka kwa mtandao wa X mitandao tofauti kama mtandao wa Twitter ambao unajulikana kama X mtandao wa TikTok na hii inaweza kufanya kwa sababu niko na simu Mara mingi maoni mtandaoni naeza itoa kutoka kwa simu ama kutoka kwa kompyuta Kwa hivo italingana ni nini niko nayo wakati huo Mara mingi nitaitoa kwa simu kwa sababu simu ndio natembea nayo Kwa sababu ni simu ndio ndogo naeza kuibeba kutoka mahali moja adi kwingine Lakini nayo kompyuta siezi kuibeba nitaitumia tu kwa nyumba ama kama naenda mahali ambako naenda kukaa chini Ndio nitaeza kutumia kompyuta kuangalia habari mtandaoni Lakini ndiyo napenda kusoma habari mtandaoni.

Kuhusu wasilisho ninajihisi ni jambo muhimu sana hasa kama vijana, hasa kama kijana wa umri wa miaka ishirini na tatu ninaishi mjini Nairobi na anayefanya kazi mtandaoni. Kwa mtazamo wangu, wasilisho ni zaidi ya kuzungumza au kuonyesha kazi ni namna ya kuwasilisha mawazo, ujuzi na utu wangu kwa watu wengine. Katika ulimwengu wa kazi za mtandaoni Wasilisho lina mchango mkubwa sana katika kufanikiwa au kukosa fursa. Kwanza kabisa ninajihisi wasilisho ni njia ya kujitambulisha Mara nyingi, kazi ninazofanya mtandaoni kama kuomba kazi, kuwasilisha mapendekezo au kushiriki mikutano ya mtandaoni huhitaji nijieleze vizuri Wasilisho zuri hunifanya nionekane mtaalamu mwenye kujiamini na anayejua anachokifanya Hii huongeza nafasi ya kuaminika na wateja au waajiri Hasa kwa kuwa hawaniwezi ana kwa ana Pili, wasilisho hunisaidia kupanga mawazo yangu Ninapojitayarisha kuwasilisha jambu fulani Hulazimika kufikiri kwa kina kupanga hoja zangu na kuziweka kwa mtiririko unaoeleweka. Hii hunisaidia hata nje ya wasilisho lenyewe kwa sababu hunijengea nidhamu ya kufikiri kwa mpangilio ya kuwasiliana kwa ufanisi kama kijana ninayejenga kitaaluma, huu ni ujuzi muhimu sana. Hata hivyo siwezi kusema kuwa wasilisho huwa rahisi kila wakati. Kuna nyakati zingine ninapohisi, wasiwasi au hofu. Hasa ninapowasilisha mbele ya watu wengi au watu ninawaona kama wataalamu zaidi kunishinda. Lakini kwa uzoefu niliopata kadri ya muda unavyokwenda, nimejifunza kwa hofu. Hiyo ni ya kawaida na inaweza kupunguzwa kwa maandilizi mazuri. Kadri ninavojiandaa vizuri ndivyo ninavyohisi kujiamini zaidi kuishi Nairobi pia kunanifanya nione umuhimu wa wasilisho kwa sababu ni jiji lenye ushindani mkubwa sana vijana wengi wana vipaji mzuri mzuri. Hivyo njia mojawapo ya kujitofautisha ni kupitia wasilisho bora Sio tu kile unachojua bali ni jinsi unavyo kieleza. Wasilisho zuri linaweza kumfanya mtu akumbukwe hata kama kuna wengine wengi wenye uwezo sawa. Katika kazi ya mtandaoni, wasilisho si lazima liwe la ana kwa ana. Linaweza kuwa kupitia maandishi, video, baruapepe au hata sauti kama ninavyofanya sahiim Kwa hivyo ninajitahidi kuboresha uwezo wangu wa kuwasilisha kwa njia zote Najifunza kutumia lugha iliyo wazi, heshima na yenye mvuto ili ujumbe wangu ueleweke vizuri. Kwa ujumla, ninajihisi wasilisho ni ujuzi wa msingi, unaonisaidia kukua binafsi na kitaaluma. Ingawa wakati mwingine huleta hofu, ninaamini kuwa kwa mazoezi na kujituma, wasilisho ninaweza kuwa nguvu kwangu kubwa. Kwangu mimi wasilisho ni daraja linalounganisha mawazo yangu na fursa nilizonazo katika ulimwengu wa kazi za mtandaoni.

Ninashambulia mabadiliko kazini kwa njia ya kimkakati na yenye busara bila kuogopa changamoto zinazokuja na mambo mapya Kwa kweli, mabadiliko ni sehemu ya kawaida ya maisha kazini Hasa katika mazingira ya mtandaoni yanayo badilika haraka na mbinu za kushugulikia mabadiliko huamuo mafanikio ya kila mtu Kwanza kabisa, ninakubali mabadiliko kama fursa badala ya kikwazo Badala ya kukasirika au kukwepa mabadiliko, huchunguza ni jinsi gani yanayoweza kunisaidia kuboresha ufanisi wangu au kuongeza ujuzi. Kwa mfano, ikiwa kuna programu mpya ya kazi au zanaa mpya ya mtandaoni, ninachukulia muda kujifunza jinsi ya kutumia zana hiyo badala ya kuendelea kutumia njia za zamani. Njia hiyo husaidia kuepuka kuchelewa na kuendelea kwa mtalamu wa kisasa. Pili ninashugulikia mabadiliko kwa mandilize na mipango. Kabla ya kubadilisha mfumo au kujaribu njia mpya ya kazi, hufanya tathmini ya faida na changamoto zake. Hii husaidia kuwa na mikakati thabiti ya jinsi ya kubadilisha kazi kuathiri ufanisi wa kila siku. Bila kuathiri ufanisi wa kila siku. Pia napanga muda wa kujaribu mabadiliko hatua kwa hatua ili kuona matokeo na kurekebisha pale panapohitajika. Zaidi ya hayo, mawasiliano huchukua nafasi kubwa. Napenda kushirikisha wateja, wenzangu au wadau wengine kuhusu mabadiliko yanayokuja. Hii husaidia kupunguza mkanganyiko, kuangeza ushirikiano na kuhakikisha kila mtu anaelewa jinsi, jinsi gani mabadiliko yanavyoweza kuboresha kazi. Kupitia mawasiliano, ninapata maoni na mbinu za wengine ambazo mara nyingi hunisaidia kufanikisha mabadiliko haraka zaidi. Hatimae, ninachukua mabadiliko kama fursa ya kujifunza na kukua kitaaluma. Badala ya kuhisi wasiwasi, ninajitahidi kubadilika, kujifunza mbinu mpya na kutumia teknolojia mpya ilikuongeza ufanisi. Kwa ujumla, kushambulia mabadiliko kazi ni kuna husisha kukubali, kupanga, kuwasiliana na kutumia mabadiliko hayo kufanikisha kazi zangu mtandaoni. Njia hii imenisaidia kuwa mtalamu mwenye ufanisi zaidi ya kuendelea kukua katika mazingira ya kazi yanayobadilika kila siku.

Kwa upande wangu, kuandaa ripoti na kazi ni kitu ninachukua kwa uzito na kwa mpangilio dhabiti. Kwanza kabisa, nianze na kupanga taarifa zote muhimu nilio nazo. Hii inamanisha kukusanya data. Maelezo ya miradi na kila kitu kilicho fanyika, kazini ili ripoti iweze kuwa na ukweli kamili. Nikiwa mjini nairobi mara nyingi huwa na vikao au mikutano midogo ya kukusanya taarifa bila ya kuanza kuandika ripoti. Pili, ninapanga muundo wa ripoti kwa namna rahisi kueleweka. Hii husaidia msomaji kupata picha kamili bila kuchanganyikiwa. Kwa kawaida, nianze na utangulizi mfupi unaoelezea kazi iliofanywa. Kisha kweleza matokeo, changamoto zilizotokea na hatua zinazo pendekezwa. Hii inafanya ripoti kuwa yenye mpangilio mzuri na rahisi kufuatilia. Zaidi ya hayo ninaweka mukhtasari wa hoja muhimu mwanzoni au mwishoni wa ripoti. Hii usaidia wale wasio na muda wa kusoma ripoti yote kupata ujumbe kwa haraka. Pia ninatumia maneno mepesi. Staili ya moja kwa moja na bidhaa ya mikwaruzo au namba muhimu. Ili ripoti iwe iweze kusomwa kwa kila mtu kazini. Hatimaye, nadhibitisha kila kitu kabla ya kuwasilisha ripoti naangalia hesabu, tarehe, majina, kila maelezo ya muhimu ili kuhakikisha kuwa hakuna makosa ya kimsingi. Ikiwa ni ripoti ya mtandaoni, napanga kutumia fomati ambayo inayofaa. Huku nikihakikisha ni inaweza kusomwa na wale walio tulioko katika kazini pamoja. Kwa kifupi, kuandaa ripoti, kazini kwangu ni mchanganyiko wa kupanga na kuandika na kueka umuhimu katika ripoti hiyo na kudhibitisha kila kitu ili ripoti iwe sahihi na ikubalike na wote walioko kazini. Kwa hivo ripoti yangu naiandaa vizuri naiandaa iweze kukubalika na kila mtu na naiandaa iweze kudumu na iweze kutoa matunda yake yenyewe kwa yale kulingana na ile bidii ni\liyoiwekelea ripoti hiyo.

Kuhusu tathmini za kazi, ninajihisi zinakuwa muhimu sana katika maisha yangu ya kila siku kazini. Kwanza kabisa, zinafanya nijue ni wapi nina nguvu na wapi ninahitaji kuboresha. Kwa mfano, wakati napotea feedbacki kutoka kwa wateja au bosi, hufanya nijue kama kazi yangu inakithi viwango au kama kuna sehemu ningeweza kufanya kazi vizuri zaidi. Pili, tathmini hunitia motisha. Kuziona kama muongozo wa kujiboresha na kunifanya niwe makini na ubunifu zaidi katika kazi zangu mtandaoni. Badala ya kuhisi kuhisi shinikizo najitahidi kutumia kila maoni kama hatua ya kukuza ujuzi na kuongeza ufanisi. Zaidi ya hayo, hunisaidia kupanga mipango ya badae. Kwa kufahamu ni sehemu gani zinahitaji maboresho, ninaweza kupanga hatua za kuboresha workflow, kutumia zana bora zaidi, au kujaribu mbinu ya kazi. Hii inarahisisha maisha ya kila siku na kunisaidia kukua kitaaluma. Hata hivyo mara zingine kuna maoni yenye ukali au tofauti na mtazamo wangu Lakini najifunza kuyachambua kwa uangalifu kuchukua yale yenye manufaa na kuyakuza pale yasio ya msingi. Kwa hiyo, tathmini ya kazi ni zanaa muhimu, si tu kupima ubora, bali pia kuyajenga, kujifunza na kuendeleza ufanisi kazini. Kwa kifupi, najihisi tathmini ni muongozo muhimu wa kuboresha, kunipa motisha na kunisaidia kupanga hatua za maendeleo kule kazini. Na najihisi vizuri sana kuhusu tathmini hizo za kazi.

Uzoefu wa kazi umenifundisha kuwa, kila jamboli na mpangilio wake na hakuna mafanikio ya nao patikana bila jitihada, bila kujituma. Nimejifunza umuhimu wa nidhamu binafsi, kupanga kazi kwa wakati na kuzingatia maelekeo kwa makini. Kila kazi hata ile ndogo, hunifunza uvumilivu, hunifunza ubunifu na piahunanifunza ustadi wa kushugulikia changamoto tofauti. Pia nimejifunza kushirikena na wenzangu vizuri, kusikiliza maoni ya wengine na kujifunza kutokana na nakosa yangu. Uzoefu huu umenifunza na umenifanya nifahamu kuwa mafanikio sima tokeo ya bahati, bali ya juhudi umakini na kujutuma kila siku. Zaidi ya yote nimelewa kuwa kila changamoto ni fursa ya kukua, kuboresha ujuzi na kuandeleza taaluma yangu kw anjia bora zaidi. Uzoefu huu menifanya niwe mtalamu, mwenye ufanisi zaidi, mwenye kujituma na mwenye kuelewa jinsi ya kutimiza malengo yangu kwa obora.

Katika kazi yangu ya kufunza mashine au mfumo wa akili ya bandia kiswahili, nataka kufikia kiwango cha juu, cha ufanisi na usahihi kwa maelezo. Lengo langu ni kuhakikisha kila maelezo, maneno au majibu yanayotolea kwa njia ya kueleweka sahihi, kisarufi na yenye kufaa kwa watumiaji wa kiswahili. Nataka mfumo ninaofunza uweze kuelewa lahaja mbalimbali, mitindo ya maneno, methali, misemo ya mtaa na maneno ya kisanii bila kuchanganya au kupotosha maana. Hii itasaidia kuhakikisha kuwa kila mtu anapata mwongozo sahihi bila kutoeleweka au kuchanganyikiwa. Iwe ni mwanafunzi, mwanabiashara au mtu wa kawaida anayefanya kazi mtandaoni. Zaidi ya hayo, nataka kufanikisha mfumo wa akili ya bandia kuwa huru, kutoa maelezo yenye mantiki na yenye kufundisha bila tegemezi kubwa kutoka kwa binadamu. Hii inamaanisha mashine itakuwa inajua kutoa mwongozo sahihi kutoka mifano mizuri ya matumizi ya maneno na kufundisha methali, misemo na staili ya kiswahili kwa njia tofauti za kueleweka. Nataka kila jibu liwe na kina, liwe na muundo mzuri na litoshe mahitaji ya mtumiaji ili mfumo uwe chombo, cha kweli na kufundisha swahili. Pia nataka kuona mashine ikijifunza kutoka suluhisho la changamoto mbalimbali zinazojitokeza kwenye lugha. Hii ni pamoja na maneno mapya yanayojitokeza kila siku staili na kisasa za kuandika. Maneno ya mtaa na namna ya kueleza hisia kwa maneno. Kufikia hili kutafanya mfumo kuwa chombo muhimu sana kwa watu wanaotaka kujifunza kiswahili na kwa kina na kwa ufanisi Hatimaye lengo langu ni kuhakikisha kazi yangu inafaida watumiaji wengi kutoka sehemu zote za nchi, mijini na vijijini Nataka kila mtu anayefanya kazi kwa mfumo huu aweze kupata elimu bora ya kiswahili kuelewa methali maneno mapya na staili mbalimbali Huku mfumo ukibaki sahihi rahisi kutumia na wa kuaminika. Kwa njia hii nataka kujijengea sifa ya mtaalamu na kufunza mashine kiswahili. Kutoa elimu yenye bora na kuhakikisha teknolojia hii inakuwa chombo cha ukweli na kucha kufundisha na kuelemisha jamii. Kwa ujumla, ndoto yangu ni kuona mfumo huu wa akili ya bandia ukitumika kikamilifu kufundisha kiswahili kwa njia sahihi, yenye mantiki, yenye ubunifu na yenye ufanisi. Huku nikihakikisha kuwa kila hatua cha ufundishaji ni chombo cha ukweli na kusaidia watumiaji kujifunza kuelewa lugha yetu.

Mara mingi ni natumia programu nyingi zinazo niwezesha kufanya kazi zangu mtandaoni kwa urahisi na kufanisi mkubwa Kwanza kabisa napendelea kutumia programu zinazo husiana na maandishi na kupanga michoro Kwa hizi ufanya kazi zangu kwa kufundisha mashini kiswaili kuwa rahisi za kueleweka na zenye mpangilio mzuri pata programu hizi linaweza kuandika maelezo kwa mtindo ni unaoeleweka kupanga methali na misemo kwa mfumo unao endana na kuakikisha bila kuakikisha kila mafunzo yanayokuwa mantiki. Hii pia inaraisisha uchambuzi, wadata na kuakikisha kuwa kila maelezo nisahihi kisarufi na kina zaidi. Pili napendelea kutumia programu za kuwasiliana na wateja wenzangu au wadao wakazi. Programu hizi uniwezesha kupeleka tarifa harakaraka, kushauriana, kupata maoni na kufundisha mashine kiswahili. Mawasiliano ni muihmu sana ili kwa kuhakikisha kila hatua na ufundishaji unafanyika kwa usahihi bila kasoro na kwa njia inayofa. Hii ni saidia pia kujenga na kuelewa pamoja kwa kila mtu anayousika. Ikiwemo wale ambao wanatumia mfumo huo au wenzangu wakaribu. Zaidi ya hayo, napendelea kutumia programu za kuifathi tarifa na kuthibiti miradi. Hizi ni muhimu sana kwani hunisaidia kuweka rekodi zote, kuwanda ratiba ya kazi na kuwakikisha hakuna kitu kinachopotea na kusababisha uchelewaji. Hii ni muhimu sana kwa kazi na kufundisha mashini kwa kila tarifa ya awali ni msingi wakuendelea kutoa mafunzo sahihi na kila hatua ni muhimu katika kwa kikisha mfumo unakuwa na utenda jibora. Kwanjia hii, programu hizi zinasaidia kuhakikisha kila kazi na kamilika kwa ubora na kufanisi mkubwa. Zaidi ya hayo, mara nyingine napenda kutumia programu za kusoma na kujifunza mbinu mpia. Hii ni muhimu ili kuongeza ujuzi wangu wa kujifunza, kuelewa mitindo mpia ya maneno, metali, misemo ya mtana, staili mbali mbali za swahili. Kupitia programu hizi ni naendeleza kuboresha mfumo ni naofundisha, kuwakikisha kila mafunzo ya nakuwa bora zaidi enye mantiki na yanayo saidia watumiaji wenye swahili, wakina na uraisi. Hii pia uniwezesha kuangalia ambinu mpia za ufundishaji ambazo zinaweza kuongeza ufanisi wa kazi zangu kila siku. Hatimae, napendelea kutumia programu zina za usiana na uchambuzi wa kazi na matokeo ya mashine. Hizi uniwezesha kuona ni wapi mashini na kamilika vizuri. Ni wapi inaitaji maboresho na ninjia gani mpia kufundisha inayaweza kuongeza ufanisi.

Kuilinda faragha yangu mtandaoni ni jambo la muhimu sana kwangu kwani maisha ya kila siku yanategemea teknolojia, mawasiliano na huduma za mtandaoni Kwanza kabisa ninahitaji kuwa makini na taarifa zinazo shirikiana kwenye mtandao Kwa mfano, siposti taarifa zangu za kibinafsi kama anuani, namba ya simu, mahali ninaishi hadharani Hii inasaidia kuepuka, kudanganywa au kusababisha wengine kutumia taarifa hizo kinyume cha maadili Hata pale ninapo shirikiana na wenzangu au wateja mtandaoni Pia huwa nachunguza kwanza ni taarifa gani ni salama kushirikiana na zipi zinazoweza kusalia binafsi Pili ninatumia nywila ngumu za kipekee kwa kila akaunti ninayotumia Ninahakikisha kila nywila ina mchanganyiko wa herufi, namba na salama za kipekee na sipitishi nywila zenye urahisi kusikia Hii ni hatua msingi kwani mara nyingi, wizi wa taarifa hutokea pale watu wanapokuwa na nywila rahisi zinazojirudia. Kwa kuongeza nyuila ngumu na tofauti, ninapunguza uwezekano wa mtu mwngine kufikia akaunti yangu bila idhini yangu. Zaidi ya hayo, ninajitahidi kuepuka kuingia kwenye tovuti au programu ambazo zimedhibitishwa au zinaonekana kuwa zenye hatari. Hii ni pamoja na kuepuka kubonyeza viungo visivyo rasmi au kufungua barua pepe, zinazo shukiwa kuwa na hatari. Kwa kuwa mara nyingi, wizi wa taarifa au mashambulizi huanza pale mtu anapobonyeza kiungo kisicho salama kuwa makini ni njia ya kuhakikisha faragha yangu, haikumbukwi na mtu mwingine Pia, ninajitahidi kutumia njia za kuingiliana salama pale ninapo fanya malipo au kuhamisha taarifa muhimu. Kwa mfano, napendelea kutumia njia ambazo zinahifadhi siri na kuhakikisha kuwa zinasafirisha kwa usalama Hii ni muhimu sana kwani faragha yangu inahusiana na mali yangu, akaunti zangu na maelezo ya kibinafsi ambayo nina shugulikia kila siku Hata pale ninapo wasiliana na wateja au wenzangu ninakikisha maelezo haya hayapokei hadharani bila idhini Zaidi ya hayo, ninahakikisha vifaa vyangu vya usalama ni vya kutosha. Hii ni pamoja na kutumia programu ya kulinda vifaa dhidi ya virusi, kuhakikisha mfumo wa simu au kompyuta unasawasishwa kila mara, na kufungua kifaa pale kufunga kifaa pale ambapo siitumi. Kwa kufanya hivyo, ninaondoa nafasi yoyote ya mtu kutumia programu zenye ambazo ni za hatari kwangu mimi binafsi. Hatimaye ninajitahidi kudumisha tabia za makini kwa kila siku Hii ni pamoja na kuwa makini na watu wanao niona kwenye mitandao kusoma sera za faragha na kila programu na kuzingatia ni tarifa zipi ni salama kushirikiana na ni zipi ambazo si salama. Pia najifunza kutokana na uzoefu wa wengine na kutoa tahadhari mara mara zote pale ninapo shugulikia mtandao mipya au teknolojia mpya.

Sera za kampuni ambayo ninaona ni muhimu zaidi ni ile. Inayawakikisha uwazi, uwajibikaji na heshima kwa kila mfanyi kazi. Kampuni yenye uwazi hufanya kila maamuzi kuawazi ikiwemo jinsi malipo yanavyo tolewa. Matarijio ya kazi na michakato kwa kupima utendaji na wafanyi kazi. Hii inasaidia kuondoa kutokua na uwakika na kushangia amani ya akili kazini. Na watu wanaweza kuelewa kazi na wanakuwa na amani kazini nakazi inafanywa bila wasiwasi. Zaidi ya hayo, sera inayo imiza uwajibikaji ni muhimu sana. Kila mfanyikazi ya anapaswa kujua majukumu yake. Anapaswa kujua ni kazi gani ya napaswa kufanya. Kwa kikisha, anatimiza kazi kwa wakati. Na kuwa tayari kubeba majibu pale panapoko sekana. Uwajibikaji huu, huchangia ushirikiano mzuri kati ya wafanyikazi. Kuhakikisha miradi ina kamilika kwa ubora na kuondoa mizozo inayo tokea pale kila mtu akithani wengine watashugulikia majukumu yao bila msaada. Sera hii pia inasaidia kujenga nidhamu ya kazi na heshima kwa kila mtu kazini. Heshima ni kipengele kingine muhimu katika sera ya kampuni. Kampuni inayo heshimiana hufanya wakafanyi kazi kuhisi kuwa sehemu ya familia moja ambayo maoni ya kila mtu ya na heshimiana na kila kazi na thaminiwa. Hii inahamasisha ubunifu, motisha na ushirikiano. Kwa mfano, pale maoni yangu yanapo ulizwa na kuzingatiwa na jihisi kuchangia zaidi. Na kazi zinazo zifanya, zinafanywa kuwabora zaidi. Pia ninaona sera za maendeleo ya mfanyikazi ni muhimu. Kampuni na inapaswa kuwa na sera zinazo eleza namna wafanyikazi wanavyo weza kujifunza. Kujiendeleza kitaaluma na kupata nafasi ya kuongoza ujuzi. Hii hufanya kila mfanyikazi ya ajihisi kuwa anathaminiwa na kuendelea kuwa na motisha ya kufanya kazi kwa bidii. Programu za mafunzo, mafunzo za ndani na fursa ya kukuza taaluma ni sehemu ya sera muhimu zinazongoza ufanisi wa kampuni kwa kila mfanyikazi. Zaidi ya yote, sera za uwiano na usawa kazini ni muhimu. Kampuni na paswa kwa kuhakikisha, hakuna ubaguzi kulingana na jinsia, kabila, dini au maoni binafsi.

Ndani ya kazi zangu ya mtandaoni, teknolojia ya sauti ni chombo ambacho nimetumia kwa makini sana Lakini si kwa namna ya kawaida inavyofanywa na kila mtu Badala kutumia teknolojia hiyo kwa kufwata maelekezo tu Mimi huwa na mbinu zangu za kipekee ya kuitumia ili kuongeza ufanisi na kuboresha matokeo ya kazi Kwanza napendelea kutumia teknolojia ya sauti, ili kurekodi maelezo nilioandaa kwa makini, kisha kuyapitia tena ili kuhakikisha, kila neno limewekwa na hakuna mkanganyiko. Hii hufanya kazi yangu kuwa na muundo mzuri na rahisi kufundisha mashine au wateja. Zaidi ya hayo, teknolojia ya sauti ninayo ingiza, hufanya kazi yangu iwe kibinafsi zaidi. Kwa mfano, napenda kurekodi maelezo kwa mtindo wangu binafsi. Nikiweka vurugu za sauti na msisitizo mahususi ili kueleza maneno yanayo toa machine au wateja yawe na mtiririko mzuri na wepesi wa kuelewa. Hii haina maana tu ya kuongeza ubora, bali pia hufanya kila mafunzo au maelezo yawe na udhabiti na kuwa tofauti na yale yanayoweza kutolewa na wengini. Pili napendelea kutumia teknolojia ya sauti kutengeneza maelezo yanayoweza kurekebishwa mara kwa mara. Hii inamaanisha kwamba, maelezo ninayo toa hayapo ya kudumu kwa muundo moja, bali yanaweza kubadilishwa na kurekebishwa na kuimarishwa kila wakati ili kuyafaa mahitaji ya mashine au wateja. Kwa njia hii teknolojia ya sauti inakuwa zana ya ubunifu. Sio tu ya kurusha sauti na kuniwezesha kutoa mafunzo yalio ya maana, yenye kina na yenye ufanisi mkubwa. Zaidi ya hayo, teknolojia ya sauti ninayoingiza, hufanya kazi yangu iwe muda mrefu bila kuchoka. Badala ya kutumia nguvu mingi kuandika ili maelezo ya au kutoa muongozo, teknolojia hii hufanya niweze kuunda maelezo kwa haraka, kurekodi mara kadhaa na kuyapitia kwa utaratibu. Hii inarahisisha kazi na kufundisha mashine. Huku ikihakikisha hakuna kitu kinachopitwa au kupuuzwa. Vile vile napendelea kutumia teknolojia hii kwa ajili ya kudumisha faragha yangu, kwa kurekodi maelezo binafsi na kuyahifadhi kwa njia salama. Ninaepuka kuandika maelezo yote hadharani au kuyashirikisha popote pasipo uhakika. Hii ni sehemu muhimu ya kuhakikisha kila taarifa ninayotoa inabaki salama na kuwa chombo cha kuimarisha ufanisi bila hatari. Hatimae teknolojia ya sauti ninayo ingiza hufanya kazi zangu ziwe za ubunifu, za kina na zenye muundo wa kipekee, ambayo si rahisi kupata kwa mtu mwingine. Hii inaniwezesha kutoa mafunzo, maelezo na muongozo wa kina kwa mashine au wateja. Huku nikihakikisha kila kitu kinakamilika kwa usahihi, na kazi zangu zinabaki za kipekee, zenye ubora na kudumu. Kwa kifuupi, teknolojia ya sauti ni chombo cha kawaida kwangu kwanza na ni zana ya ubunifu, faragha, ufanisi na udhabiti. Naitumia kwa njia ya kipekee. Inanihakikisha maelezo ninayotoa kuwa sahihi na yenye mtiririko mzuri. Na inatofautisha, bali ambayo watu wengine wangeweza kufanya kutoa na mimi. Kwa njia kazi kwa njia hii kazi yangu mtandaoni inafanyika kwa usahihi, ubora na kila mafunzo yanakuwa na dhamani ya kipekee kwa mashini ya watumiaji.

Kuhusu mferiji wa televisheni nayofuata. Mimi si mtu wa kufuata kila kitu kinachotokea kwenye televisheni. Badala yake napendelea kuchagua vipengele inavyo nifaa binafsi. Vipengele hivyo ni kama vina nisaidia pia kujifunza na kupumzika baada ya kazi. Kwa mifano, mara mingi napenda kwangalia vipindi vina vyohusu teknolojia, elimu na mafunzo ya luga. Hii inaniwezesha kuboresha ujuzi wangu binafsi, kuelewa maendeleo ya kisasa na kuwimarisha ufahamu wangu wa dunia inayozunguka teknolojia na ilimu. Kwa njia hii televisheni, siyo tu burudani, bali pia chombo cha kutengeneza marifa na kukuza akili. Zaidi ya hayo napendelea vipindi vinavyo husu utamaduni na methali za kiswahili. Hii ni muhimu sana kwangu kwani na niwezesha kutunza utamaduni wetu kuelewa methali maneno ya kale na kuona jinsi jami mbali mbali zinavyo shirikiana. Mara mingi napitia vipindi hivi kwa makini ni kichambua methali misemo na staihili za lugha zinazo tumika. Kwanjia hii si tunapomzika bali pia najijenga kitaluma na kwa kiutamaduni Pili napenda kuangalia vipindi vya habari Lakini si kwa kila kitu kinachorushwa Napenda vipindi vya akina vina vituwa maelezo vya ukweli na yasio na upendeleo vinavyo ni eleza hali ya jamii, uchumi na maendeleo ya teknolojia Hii uniwezesha kuwa na tarifa za kutosha kuzingatia mamuzi yangu ya kibinafsi na kukua na mabadiliko yanayo tokea ndani nje ya nchi Kuyaelewa. Kupitia vipindi hivi, najifunza kuangalia tarifa kwa kina na kutofautisha ukweli na maneno ya sio ya msingi. Zaidi ya hayo Mara nyingine napenda vipindi vya burudani Lakini sikila kipengele. Napendelea vipindi vina viongeza ubunifu Vikiwa na maudhui vya kiakili Kinacho nifundisha kitu kipia. Kwa mfano, vipindi vinavyo husu wa diti za kisasa au tamtilia za kijamii ambavyo huchambua tabia za binadamu, madili na changamoto za kila siku. Hii uniwezesha kupata burudani yenye maana. Sio burudani tupu ambayo hayongezi chochote kwa akili au taluma yangu. Hatimaye napenda kuhakikisha kila wakati ninapuangalia televisheni ni kwa faida binafsi. Kwa hivyo, siyo tukuangalia tuu kile kinachorushwa, bali kuchagua vipindi vinavyo nifaa kunisaidia kujifunza na pia kuniruhusu kupumzika bila kupoteza muda au neno. Mfereji wa wote ni nao ufuata, unaupaso kutoa mafunzo marifa au burudani nyeye maana, ili kila dakika ni nayo itumia mbele ya skrini, iwe na tija na haina madhara. Kwa kifupi, mfereji wa televisioni ninao ufuata ni ule unao nipa elimu, maarifa, burudani nyeye maana na unaongeza kuelewa wangu, watamaduni, luga, maendeleo ya kijami na teknolojia. Huu siyo mfereji wa kawaida wa burudani tuu, bali chombo cha kujifunza kuendelea, kuendeleza akili na kila kipengele kinacho, ninacho kichagua kinawekwa thamani, halisi kwa maisha yangu binafsi na kitahaluma.

Muda wangu wa bure ni muimu sana kwangu na naitumia kufanya vitu mingi. Kwani ni natumia kila pande cha wakati huo kwa njia ambayo, inaniwezesha kupumzika, kujijenga na kuendeleza ujuzi wangu. Kwanza kabisa napenda kutumia muda huu kusoma na kujifunza mambo na maneno mapya. Hii siyo tu kusoma vitabu vya kawaida, bali pia kusoma nakala, kusoma hadithi na taarifa zinazohusiana na maneno ya jamii, lugha na teknolojia. Kusoma kinanifundisha mambo mapya, maneno mapya kama vile nilivyosema kupanua mtazamo wangu na pia unanisaidia kuwa na ujuzi unaoweza Kunitofautisha kazini na katika maisha yangu ya kila siku Zaidi ya hayo, napenda kutumia muda wa bure kufanya mazoezi ya mwili Hii ni muhimu sana kwani unisaidia kudumisha afya yangu kwa kuwa na nguvu na kufanya kazi vizuri Mara nyingi huenda uwanjani na kuzunguka maeneo ya jirani kwa kukimbia na kutembea kwa kasi. Mazoezi haya uniwezesha kupumzika kisaikolojia na pia kupanua nafasi ya kufikiria vizuri kwa utulivu. Jambo ambalo linafaa sana na kufanya maamuzi kazini au kupanga ratiba zangu. Pili, napenda kutumia muda wa bure kushirikiana na marafiki na familia. Hii siyo tu kwa burudani, bali pia ni njia ya kujenga uhusiano wa kudumu, kushirikiana mawazo na kujifunza kutokana kwa wengine. Tunapokaa pamoja, tunazungumza juu ya maisha, changamoto, mbinu za kuboresha maisha na kila mmoja. Hii inasaidia kukuza, kuelewa kwa jamii na kufanya maisha yangu ya kila siku kuwa na rangi na furaha zaidi. Zaidi ya hayo, mara nyingine napenda pia kutumia muda wa bure kufanya shuguli za ubunifu. Hii ni pamoja na kuandika, kuchora, kutengeneza mfumo ya maandishi ya mashine ya kiswahili shuguli hizi huniwezesha kutumia akili yangu kwa njia ya kipekee kuongeza ubunifu na kujaribu mbinu mpya ambazo zinaweza kuboresha kazi yangu Kwa njia hii muda wangu wa bure hubaki kuwa bure kabisa Bali unachangia moja kwa moja, ukuwaji wangu binafsi na kitaaluma Pia ninapenda kutumia muda wa bure kutazama vipindi.

Kuwa na usawa kati ya kazi na maisha ya kibinafsi ni jambo ambalo, ninaweka kipaumbele kikubwa kila siku. Kwanza kabisa napanga ratiba yangu kwa wangalifu, ilikuhakikisha kila kipengele cha kazi, kinaenda sambamba na muda wangu binafsi. Kwa mfano ninaweka saa maalumu ya kuzingatia kazi, ambazo zinakikisha ninafanya kila jambo kwa makini bila kupita muda. Na pia ninaweka muda maalumu wakupumzika, kushirikiana na familia au kufanya mambo ninayoyapenda. Hii huniwezesha kuepukana na msongamano wa kazi na huhifadhi hali yangu nzuri ya akili. Zaidi ya hayo napendelea kujitumia, napenda kutumia mbinu za kipaumbele ili kutambua ni kazi zipi zinazohitaji nguvu zaidi na nizipi zinaweza kusubiri. Hii inaniwezesha kushugulikia kazi muhimu kwanza bila kusahau kuwa kila mtu anahitaji wakati wakupumzika. Kwa kufanya hivyo, si tu kazi inakamilika kwa ufanithi bali pia ni maisha yangu ubinafsi hayaathiriki na kazi na ninahisi utulivu na kuridhika kila siku. Pili napendelea kueka mipaka kati ya kazi na maisha ya binafsi. Kwa mfano, siwezi kurusu baruapepe ya kazi au majukumu ya sio dharura kuingilia wakati wangu wa kupumzika. Hii hufanya kila semu ya maisha yangu iwe na nafsi yake na kunisaidia kudumisha uviano. Kwa njia hii, maisha yangu binafsi yanaendelea kuwa na furaha na wakati wa kazi unakuwa na tija bila kuchanganya mambo ya sio muhimu. Zaidi ya hayo napenda kutumia teknolojia kusaidia usawa huu. Kwa mfano, kutumia kalenda, tahadhali za kengele na zana za kupanga kazi kuniwezesha kuona muda wangu wa kazi na muda wa binafsi. Hii hinarahisisha kupanga ratiba, kuhakikisha kila jambo linafanywa kwa wakati nawakikisha hakuna jambo linalosalia nyuma. Kwa njia hii kila kipengele cha maisha yangu, kina muundo, wa kila kipande, cha muda, kinatumika vyema. Vile vile napenda kuwa na mbinu za kupumzika. Mbinu hizo zinazoniwezesha kutenganisha akili kutoka kwa kazi. Hii ni pamoja na kusoma vitabu, kutembea, kufanya mazoezi au kushirikiana na familia. Na marafiki shughuli hizi huniwezesha kuondoa mkazo wa kazi kurejesha nguvu na kueleza kuwa mtazamo chanya wa kila siku Kwa kufanya hivo, ninapata motisha ya kufanya kazi vizuri na pia kufurahia maisha binafsi bila vikwazo Hatimaye na jitahidi kudumisha mtindo wa maisha Unaounganisha kazi na binafsi kwa uiano mzuri Hii inamaanisha kuwa kila siku, kila wiki napanda muda wangu kwa makini. Nikiiakikisha kazi inakamilika bila kuathiri faraga yangu na maisha binafsi yanaendelea kuwa na rangi, furaha na utulivu. Kwa njia hii ninaweza kuwa na maisha yenye maana, afya njema na kazi yenye ubora kwa hali ya juu. Huku nikibaki na hali nzuri ya akili na furaha ya ndani. Kwa kifupi mimi ninawainisha kazi kazi ya maisha na binafsi kwa kupanga ratiba kwa busara, kueka kipaumbele, kudumisha mipaka, kutumia teknolojia na kupumzika kwa njia zinazo ongeza tija. Kila kipengele, kina nafasi yake. Kwa kuwa na kwa kufanya hivyo, maisha yangu yanakuwa na uiano, furaha na ufanisi. Huku kazi ikitimiza malengo binafsi. Nikibaki na utulivu na amani ya akili. Kwa hivyo, hiyo ndio njia ambayo, mimi ninawainisha kazi na kazi ya maisha na kazi ya binafsi.

Kabla sijachukua hatua ya kumshirikisha mwenzangu au kumwendea msimamizi wangu, jambo la kwanza kabisa ninalofanya ni kuchambua tatizo nililonalo kwa kina. Hua najitahidi kuelewa chanzo chake, athari zake na uwezekano wakulitatua kwa kutumia maarifa na rasilimali nilizonazo. Katika hatua hii, hutumia nyenzo mbalimbali kama miongozo, ya kazi, nyaraka za kampuni, kumbukumbu za miradi iliopita, au hata kufanya utafiti, mtandaoni hususan kama ni swala la kiufundi. Mtazamo huu, mtazamo huu, hunisaidia kujijengea uwezo wa kujitegemea na kunionyesha kama mtu anaichukua hatua binafsi badala ya kumtegemea kile mtu mara mwingine kwa changamoto ndogo ndogo. Hata hivyo ninazifahamu kuwa kuna wakati juhudi binafsi hazitoshi. Ndiyo maana ninawezo wa kutambua mapema pale ninapokuwama. Sikai muda mrefu nikijaribu kulazimisha suluhisho lisilopatikana kwa muda. Kwa kuwa kufanya hivyo kunaweza kusababisha kupoteza muda wa kampuni au kuchelewesha utekelezaji wa majukumu muhimu. Endapo nimejaribu mbinu kadhaa bila mafanikio nachagua kuomba msaada kwa wakati mwafaka. Hatua hii si ishara ya udhaifu, bali ni udhibitisho wa wajibikaji na busara kazini. Kwani inalenga kulinda bora, ubora wa kazi na kuheshimu ratiba za miradi. Ninapoamua kuomba msaada huwa sifanyi hivo kwa pupa najianda kikamilifu kabla ya kumwendea mtu yoyote. Kwanza ninaweka wazi lengo lile na kufanikisha. Pili, ninaorodhesha mbinu au hatua nilizokwisha jaribu. Tatu, ninabainisha sehemu halisi ninapokwama au ninayohitaji ufafanuzi zaidi. Maandalizi haya ufanya mawasiliano yangu kuwa mafupi, wazi na yenye tija. Jambo linalo mrahisishia, mtu wa msaada kuelewa.

Kati ya vyombo vyote vya muziki, piano ndicho chombo kinachonivutia kwa nguvu isiyo na mjadala. Si kwa sababu ya umaarufu wake au mwonekano wake wa kifahari, bali kwa sababu ya mfumo wake kamili wa muziki, uliosimama peke yake. Ni chombo kinachobeba kimantiki, mpangilio na uwiano kwa kiwango cha juu sana. Kwa mtazamo wangu, kama mtu mwenye mwelekeo wa uchambuzi na data, piano, si ala ya burudani tu ni, ala ya ramani, kamili ya sauti. Aina ya hazina ya taarifa, ambapo kila funguo ina jukumu lake, lisilo badilika. Nguvu ya piano iko katika uwezo wake wa kutoa picha kamili ya mziki kwa mpigo mmoja. Inaruhusu noti nyingi kupigwa kwa wakati mmoja. Jambo linalofanya iwezekane ni melodi kwa pamoja. Hili ni jambo lisilopingika. Piano inampa mpigaji uwezo wa kuona na kusikia wimbo mzima bila kutegemea chombo kingine. Kama ilivyo kwenye uchambuzi wa data ambapo huwezi kufanya maamuzi sahihi bila kuona taswira mzima. Vivyo hivyo ndivyo muziki piano hukupa mtazamo mpana wa kina. Watu wengi hupenda kufikiria muziki kama hisia tupu lakini huo ni mtazamo wa juujuu. Ukweli mgumu ni kuwa muziki umejengwa juu ya kanuni dhabiti za kihisabati. Mawimbi ya sauti, masafa, mizani na vipimo vyote vinavyofuata sheria hiyo. Unapopiga piano au chombo chochote, huwezi tu, hauchezi tu kwa hisia, unafuata mfumo iliyolainishwa. Kuna mfuatano wa noti unaotakiwa, kuna uwiano unawopaswa kuheshimiwa, kuna mpangilio. Katika mantiki hiyo, muziki na vina na uhusiano wa karibu sana. Kila wimbo mzuri una kitu ambayo inayojirudiarudia kwa mpangilio, pateni. Noti haziji kwa bahati nasibu zinapangwa kwa maksudi. Aidha kuna uwiano wa sauti unaofanya tofauti ziungane kutengeneza kitu kimoja chenye maana.

Nimewai fanya vitendo vingi vya wema. Kitendo kimoja nimewai fanya cha wema ni kama kumsaidia yule aliyekuwa hana mahali pa kuenda. Ama mahali pa kulala na si mmoja wala wawili. Nileweza kupatana nao kwa njia ya kutatanisha sana. Ilikuwa ni njia ambayo singetarajia. Walikuwa wameketi kando ya nyumba. Nami nikaenda nikaketi kando yao. Katika ile harakati ya kuangaliana tu tukaeza kusomana nami nilikuwa nimebeba bibilia. Nikaeza kuenda pale, kueza kuwasomea na kuwaelezea neno jema Lakini venye tulikuwa tunaendelea, nikapata kumbe walikuwa na janga Kuna shida walikuwa wanakumbana nalo. Kwa hivyo hiyo shida venye walikuwa kumbana nalo, nikaona kuna venye naeza wasaidia Kwa sababu nilikuwa na mahali pa kulala Hivo hivo nikafanya hivo nikawasaidia, siku zikapita wakapata kwa kuenda, Mungu akawaondoa aliowaleta na bado nikapata tena mwingine ambaye alikuwa na kazi, lakini hakuwa na pesa ya kulipa kodi ya nyumba. Kwa hivo aliniambia niweze kukaa naye ili naye, aweze akatafta kodi ya nyumba kwa sababu alikuwa na kazi Lakini muda ilivosonga na wakati ulipo yoyoma Hakuweza kufanya kile alichosema nami nikaona kuwa ni mtu si mtu muaminifu na si msema kweli Kumaanisha siezi nikamuamini nami nikaona siezi kaa na yeye tena nikamuambia aende atafute kwa kuenda nikamutoa kwangu Lakini hatujawai onana kutoka hiyo hiyo muda Nimesaidia watu wengi sana siezi anza nikianza kusema kutoka sahii, nitamaliza kesho kwa sababu unata si mimi na wasaidia ni mungu anawasaidia kwa kupitia mimi. Kuna siku moja nilikuwa kule nyumbani kwa wazazi wangu nikilima. Nilipokuwa ninalima, mtu mzee mmoja akakuja kwenye mlango, aka akaanza kuhubiri, akahubiri, akahubiri, nika msikiza. Alipo maliza, akaomba maji nami nikaenda, nikamletea maji na kitu hapo kando, kitu ya kula alipo ona hivi, akabariki na akasema kuwa hiyo maji niliyompa siku hiyo, itageuka kuwa mali mingi sana. Na hiyo ni moja wapo ambayo, watu niliowasaidia ambayo nakumbuka.

Ninapokutana na tatizo kazini, jambo la kwanza kabisa ninachokifanya ni kutulia na kukubali tatizo hilo. Ninaamini kuwa tatizo lolote haliwezi kutatulia kwa hasira au pupa. Kama kijana, ninaamini kuwa kukubali kuwa tatizo lipo hunisaidia kuanza safari ya kutafuta suluhisho badala ya kukimbia ukweli. Baada ya hapo, nachukua muda wa kulichambua tatizo kwa undani. Au hujauliza tatizo limetokea kwa sababu gani lakini katika kazi yangu makosa madogo kwenye tarifa yanaweza kuadhiri matokeo ya kazi kwa kiwango kikubwa hivyo uchambuzi wa kina ni muhimu sana ninakusanya tarifa zote zinazohusiana na tatizo kabla sijafanya maamuzi yoyote hii huwa inanisaidia kuelewa mizizi ya tatizo badala ya kushughulikia dalili zake tu hatua inayofuata ni kupanga vipaumbele. Sio kila tatizo liinauzito sawa. Hivo nilitadhmini kulingana na madhara zake kwa kazi. Muda na watu wanao husika. Ikiwa tatizo ninaweza kusababisha kuchelewa kwa kazi au kuadhiri wengine. Nalipa kipaumbele cha juu. Kuishi Nairobi kimenifundisha kudhamini muda na kupanga mambo kwa haraka lakini kwa hekima Kwa sababu mazingira ya kazi ni ya ushindani na yanahitaji umakini mkubwa mno Baada ya kupanga vipaumbele, huanza kutafuta njia mbalimbali la kutatua tatizo hilo Sipendi kujifunga kwenye wazo moja tu naorodhesha suluhisho tufauti na kuyachambua moja kwa moja baada ya jingine huangalia faida mzuri na changamoto ya kila suluhisho badala kufanya uamuzi Mara nyingi huwa nashirikiana na wenzangu kazini kwa sababu naamini mawazo ya pamoja huleta mwanga mpya kusikiliza mitazamo tofauti hunisaidia kuona pale upendo ama upande ambao huenda nisingeuona peke yangu ningekuwa peke yangu singeweza kuona Ninapopata suluhisho ambalo nilikuwa natafuta na linaonekana kuwa bora zaidi kitu ambayo nitanza kufanya ni kutekeleza kuwa hatua zilizopangwa Sipendi kufanya mambo kwa haraka bila mpangilio Kila hatua huwa naandaa kwa uangalifu ili kuepuka tatizo lingine jipya Kwa sababu huwezi jua tatizo zingine litatokea wapi katika kazi ya mafunzo ya akili bandia, kosa moja moja ndio linaweza kuadhiri.

Napenda filamu zenye maudhui ya kufikirisha ama maudhui ya kufundisha aina ninayopenda zaidi ya filamu zinahusu maisha halisi Hasa zile zinaonyesha changamoto za kijami juhudi zenyu mtu huwa anapitia kwa kimaisha ama safari ya mafanikio Baada ya kushindwa na vikwazo na mashida mingi Filamu za haina hii huniguzwa sana kwa sababu zinanipea motisha na kufanya kueza kujiskuma na kujituma maishani Pia napenda filamu za uchunguzi na filamu za mshangao ambazo zinafanya nitumie akili kufuatilia matukio hatua kwa hatua aina hii hunifanya nibaki makini na inafanya niweze kutokuwa na mwisho wa sababu kila tukio na kujua kila tukio lina maana yake Ninazipenda kwa sababu zinanifundisha uvumilivu na umakini na pia zinaweza kunifanya nafikiria kwa kina Filamu za sayansi ya kubuni nayo pia hunivutia kwa kiasi kikubwa kwa sababu hua inanifuraisha kuona jinsi mawazo ya binadamu yanaweza kufika mbali. Hasaa kwenye filamu zinazoguza mustakabali ya dunia, teknolojia na mabadiliko ya maisha ya binadamu. Haina hii hunipa msukumo wa kuamini kuwa hubunifu hauna mipaka. Kwa ujumla napenda filamu ambazo haziburudishi tu bali pia zina ujumbe, zinaweza kukufunza na zinafanya nijifunze kila kitu kipya katika maisha na kuniacha nikiwa na mawazo mapya hata baada ya kumalizika. Kwa hivo ninapenda filamu hizo Filamu ingine pia ninapenda ni filamu za vita Filamu za vita zina ujuzi wa kukuelezea jinsi utakavyo tatua jambo ukiwa mahali flani Tuseme unaenda kuibiwa ama uko katika hali yakumtunza unayempenda Izo ndizo filamu ninazozipenda.

Ndio natumia simu kununua vitu. Nimefikia hatua ya maisha ambapo nafanya maamuzi yangu kwa kujiamini na kuyasimamia kikamilifu. Simu kwangu ni kifaa cha burudani tu na pia ni chombo cha kunirahisishia maisha kwa vitendo. Ninapoamua kununua kitu kupitia simu nafanya hivo kwa akili timamu na si kwa mazoea kufuata mkumbo. Ninajua watu wengi bado wana mashaka na njia hii lakini hiyo hainipi wasiwasi hata kidogo Kila ninachofanya kina msingi na mantiki yake nasihitaji idhini ya mtu yoyote kutumia simu kununua, vitu kinanipa udhabiti kamili wa maamuzi yangu na matumizi ninapata, inaeza pia kunisaidia, ninapata muda wa kutafakari kabla ya kutoa pesa yangu Jambo ambalo ni muhimu sana na pia, sipendi mazingira mbayo yananiweka presha ya kufanya maamuzi haraka kama vile ukiwa kwenye dukani. Kupitia simu ninaamua lini, wapi na kwa namna gani nitanunua kile ambacho ninataka kununua. Huo ndio uhuru ninaouthamini na kuutetea kwa msimamo mkali. Wapo wanaosema kununua kwa simu ni hatari lakini mimi nasema ni ujinga wa kukataa mabadiliko. Hatari haiko kwenye simu, hatari iko kwenye mambo bila akili Kabla sijanunua chochote nafanya utafiti wa kutosha bila kuchoka Ninatazama maelezo ya bidhaa kwa umakini mkubwa sana Ninachunguza maoni ya watu waliowahi nunua bidhaa hiyo Ninapima ubora dhidi ya bei bila kusahau thamani ya muda wangu Sifanyi manunuzi kwa sababu ya tamaa nafanya kwa sababu nahitaji manunuzi hayo na hiyo ndiyo inanifanya nisijute maamuzi yangu mara mingi Nikitumia simu, ninaepuka na matumizi yasiyo na mpangilio Najua kiasi ninachotaka kutumia na sivuki mpaka niliyojiwekea. Kwa hivyo kama nilipaswa kununua kitu fulani kama kofia, sitanunua kofia lingine, nitanunua hilo hilo na hiyo inamaanisha huo ni nidhamu ambao watu wengi hawana na ndio maana wanailaumu teknolojia Mimi silalamiki, mimi natumia simu imenipa uwezo kufikia bidhaa ambazo singezipata kwa urahisi kwa mazingira yangu yenye niko sahi. Simu imerahisisha mambo pia sihitaji kusafiri muda mrefu kutafuta kitu kimoja. Ninapunguza gharama za usafiri.

Kila mara ninapopata marafiki wapya, sishurutishi mambo wala silazimishi kufanana na mtu. Ninaanza kwa kuwa mimi mwenyewe kwa sababu ninamini urafiki wakweli hujengwi juu ya maigizo. Nikiwa katika mazingira mapya, napenda kusikiliza zaidi kabla ya kuzungumza sana. Kusikiliza hunisadia kuelewa tabia mawazo na mtazamo wa yule mtu bila kumhukumu. Ninajenga mawasiliano taratibu kwa heshima na adabu bila pupa. Na pia ninaamini urafiki, hujengwa kwa muda, sio kwa siku moja. Napenda kuanza na mazungumzo mepesi yanayoguza maisha kawaida, kati ya mimi, na tunayeenda kwa rafiki nae. Hapo ndipo mimi huona kama mlingano wa mawazo au la. Kama kuna mlingano wa mawazo ama akuna. Sijilazimishi kuendelea. Bali ninapoona hakuna uelewano wa msingi. Kama kuna mlingano, basi ninaweka juhudi za kuendeleza mawasiliano. Ninajitahidi kwa kuwa mwaminifu katika maneno na matendo yangu Sipendi kuonyesha sura tofauti ili ni kubalike Ninathamani sana kuheshimiana kwa sababu hapo ndipo urafiki hukua na mizizi imara nikiwa na rafiki mpya najituma mipaka yote ya kuheshimu nafasi yake binafsi Sivuki mpaka kwa sababu ya hamu ya ukaribu Hilo hunifanya niaminike na kuonekana kama mtu wa kueleweka Pia napenda kushirikiana katika mambo chanya kama kujifunza kufanya shughuli na kubadilisha mawazo shughuli za pamoja hujenga ukaribu pia kulazimisha maneno mengi bila kulazimisha maneno mengi Ninapokosea nakubali kosa zangu na hilo inajengea heshima na kuumarisha uhusiano Sipendi urafiki wa maneno matamu bila matendo Kwa sababu urafiki huo unaangamizanga tu watu Ninachagua kuwa rafiki anayepatikana kwa vitendo si kwa ahadi tu Kwa njia hiyo marafiki wapya huja katika maisha yangu kwa asili na wale wanaobaki hubaki kwa sababu ya ukweli si kwa kujifanya.

Ninapoboresha michakato ya kazi hatuwa yangu ya kwanza ni kuelewa kwa kina kila kipengele cha kazi. Siyo tu kuona matokeo ya mwisho, bali kuelewa kila hatua ndogo inayoitajika kufanikisha kazi hiyo. Kama mtu wa mafunzo ya akili bandia na mwenye umri wa miaka ishirini, nimejifunza kuwa kuelewa mzizi wa kazi husaidia kuboresha kila hatua bila kuathiri sehemu nyingine. Kwa hivyo, huanza na uchambuzi wa kina wa michakato yote inayo husika kuangalia ni hatua gani zinazotumia muda mwingi, ni sehemu gani zinazoweza kuwa na upungufu na ni wapi kuna fursa za kuokoa rasli mali. Bada ya uchambuzi huo, hufanya horodha ya changamoto na mapungufu, nafanya mtazamo wa wazi na wa ukweli bila kujificha, bila nyuma na visingizio. Hii ni muhimu kwa sababu mara mingi tunakubali hali isiyo bora kwa sababu ni ya kawaida lakini kwa kweli inaathiri tija ya kazi. Kila hatua yenye changamuto hupimwa kwa uangalifu na mimi huangalia suluhisho linalowezekana. Hapo ndipo napatanjia ya kurahisisha, kuhakikisha au kubadilisha hatua zisizo na tija. Hatua inayofuata ni kuzingatia teknolojia za zana zinazopatikana. Simu, kompyuta au programu za kazi zinaweza kurahisisha michakato ambayo hapo awali ingeitaji nguvu nyingi za kazi za mkono. Hata katika mafunzo ya akili bandia, nimeona kuwa mfumo wowote unapopewa zana sahihi, unafanya kazi kwa usahihi zaidi kwa muda mfupi na kwa garama ndogo. Hivyo, kuchambua kila zana au teknolojia inayoweza kuingiziwa katika michakato ni hatua muhimu sana. Pia, ninapoboresha michakato napenda kuzingatia ushirikiano na timu. Kwa kuwa kazi nyingi ni zapamoja, ni muhimu kuona wapi mawasiliano yanapofanya kazi, kuongeza mikotano midogo ya kupanga, kutumia mifumo ya kushirikisha taarifa na kuhakikisha kila mtu anaelewa jukumu lake na michakato kwa kiasi kikubwa. Hii pia husaidia kuondoa kujirudia rudia kwa kazi na kupunguza makosa yenye si lazima hatua nyingine muhimu ni kupima na kutathimini matokeo ya mara kwa mara Hii hapa inasaidia kuangalia matokeo tu Si mwishoni bali kuangalia kila hatua inapofanya Kila kipengele kinapopimwa kinachukuliwa hatua za kurekebisha mara moja ili kuendelea kuboresha michakato bila kusubiri katika mafunzo ya akili bandia hili ni jambo la msingi sana kwa sababu makosa madogo katika hatua ya awali yanaweza yakaathiri matokeo ya mwisho. Mara nyingine pia hujenga mbinu za kurekebisha tatizo la mara kwa mara kwa mfano kama hatua flani mara kwa mara inakosa kutimiza malengo yake huunda njia mbadala au mpangilio bora kwa kuchukua hatua. Hii hapa hivi inarahisisha kazi na kupunguza msongo kwa mawazo pale matatizo yanapo jitokeza. Mbinu hii inafanya kazi kwa rahisi, yenye ufanisi na watu kuzingatia malengo badala ya kushugulikia mapungufu yasiyo ya mwisho. Hatua ya mwisho ni kujenga utamaduni, wa ubora na uboreshaji endelevu. Hii na maanisha tu si kuboresha michakato maramoja Bali ni kuendelea kutafuta njia mpya za kufanya mambo kwa haraka na fundisha timu yangu kuwa Kila mtu anajukumu la kupendekeza maboresho kushiriki mawazo na kuchunguza uwezekano wa mabadiliko Kwa kufanya hivyo, michakato ya kazi haibaki ile ile Bali inakuwa inabadilika inabadilika na kufanikishwa matokeo bora kila siku.

Ndiyo natumia video kwa mawasiliano mara kwa mara na sii kwa sababu ya burudani bali ni kwa sababu video ni chombo chenye nguvu sana kwa kuelewa mtu mwingine video inaniruhusu kuona uso wa mtu mimi naona hisia zake kwa uwazi zaidi kuliko maandishi pekee sauti pia ni muhimu sana kuskia tonya na alafuthi ya mtu husaidia kuelewa kweli ni jinsi gani anavyohisi au anavyofikiria Hii ni muhimu haswa katika mazingira ya kazi ambapo kuelewa hisia na mtazamo wa wenzangu huchangia maalumu maamuzi bora zaidi Mara nyingine ujumbe unaotumiwa kwa maandishi unaweza kutafisiriwa vibaya na hivyo kuleta mkanganyiko au migogano isiyo ya lazima Kwa kutumia video nadharia hii Inapunguzwa sana kwa sababu mtu anonekana na sauti yake inasikika Jambo linaloongezeka uwazi wa masiliano katika kazi yangu ya mafunzo ya akili bandia video hufanya mafunzo kuwa rahisi kueleweka na kufatilia Ninaweza kueleza mawazo magumu kwa hatua Huku mtu akiona ishara za uso, ishara za mkono na mwendo wa sauti ambayo yote huchangia kuelewa kwa kina video pia hufanya mazungumzo ya kikazi kuwa ya kibinafsi zaidi na hivyo inaumarisha uhusiano kati yangu na wenzangu bila kujali umbali Kwa kijografia kuwa ule ako mbali uyu ako karibu video inatuunganisha Hii ni muhimu haswa kwa kazi ambapo watu katika jiji tofauti au katika nchi tofauti kama nilivyo Nairobi teknolojia inaniruhusu kuwasiliana na watu wenye wako mbali video pia husaidia kuunda mazingira ya kuaminiana mtu anaona mimi nikiwa tayari kusikiliza na kuelewa kwa hivyo ndiyo natumia video kwa masiliano mara kwa mara na sii kwa sababu ya burudani.

Changamoto kubwa ninayokutana nayo kazini ni ya kwanza ni upungufu wa muda ni changamoto kubwa sana kwa sababu Mara nyingi muda ni mchache Kwa kumalizia kazi zote zilizo kwenye orodha Jambo linalosababisha msangomano msongo wa mawazo mara mingi msongo huu mara nyingine unalazimisha kufanya maamuzi ya haraka bila uchambuzi wa kina na jambo hilo pia linaeza kuadhiri tija la kazi kukabiliana na hali hii, kunahitaji kupanga ratiba kwa uangalifu sana kueka vipaumbele vya kazi na kutumia teknolojia ya kielektroniki kuhakikisha kazi zisizo za haraka Hii husaidia kupunguza presha na kufanya kazi kuwa ya mfumo zaidi changamoto nyingine ni ukosefu wa mawasiliano wakati wenzangu, kati ya wenzangu ama viongozi Mara nyingine maelezo ya kazi yanatolewa kwa maneno machache au kwa njia isio ya wazi Jambo linalosababisha kutokuelewana sana sana nayo hiyo inahatarisha tija ya kazi na mara nyingine inaleta migongano isio ya lazima sana sana pia mabadiliko ya ghafla katika majukumu ni changamoto majukumu mara ingine inaeza badilishwa bila onyo Utapata jukumu limetolewa kutoka kwa yule mwenzangu likaletwa kwangu bila hata mimi kuambiwa ama yeye na hali hiyo inahitaji inahitaji urahisi wa kubadilika na uwezo wa kujirekebisha haraka ili kazi isiende bila kufanywa migongano kati ya wafanyikazi pia ni changamoto ingine watu wanapokuwa na mitazamo tofauti na tabia tofauti na maneno tofauti kushirikiani inaanza kukuwa ngumu na kutenga muda wa kuzungumza kwa heshima kueleza hisia na kusikiliza mitazamo ya wengine bila kupinga mara moja inasaidia sana kwa mgongano huo Alafu utekelezaji wa teknolojia mpya pia ni mchangamoto kubwa sana Kwa sababu teknolojia mpya itatokea kama mfundisho wa akili bandia mara mingi teknolojia mpya hupatikana kwa kuhitaji kuelewa mfumo mpya Jambo hilo linaweza kusababisha upotevu wa muda na wafanyikazi wasio na uzoefu wa teknolojia mara ingine wanaweza kuchanganyikiwa Hivyo mafunzo kujisomea na kushirikiana zaidi inaeza kupunguza tatizo hiyo msongamano wa taarifa pia ni changamoto ingine Kwa sababu mara mingi taarifa inapo pokelewa kwa wakati moja baadhi yake ni muhimu na nyingine sio Hali hio inaeza kuchanganya huku kupeleka kupoteza kipaumbele cha kazi muhimu. Pia msongo wa kihisia kutokana na kazi nzito ni changamoto. Mzigo wa kazi, muda mfupi, shinikizo la kufanikisha malengo, pia hubeba msongo wa kihisia. Hali hii inaweza kuadhiri tija, mtazamo wa kazi na afya ya kiakili. Kwa kuzingatia changamoto hizi, ninajifunza kupanga muda vizuri, kuboresha mawasiliano, kushirikiana na ufanisi, kutumia teknolojia kwa njia ya sahihi. Mbinu hizo, najua zitaweza kushughulikia iyo changamoto ambazo nimeongelea. Kwa hivo, changamoto kazini ni sehemu ya kazi, lakini zinaposhughulikia kwa umakini na mbinu sahihi, zinaweza kubadilishwa. Na zinaeza kuwa fursa ya kujifunza na kujiboresha kila siku.

Nashiriki katika jamii yangu kwa njia mbalimbali kwa sababu naamini mendeleo ya mtu binafsi hayawezi kutenganishwa na mendeleo ya jamii inayomzunguka kuishi Nairobi kunanifanya nikutane na watu wa tabaka, mitazamo na malengo tofauti Jambo linalonipa nafasi ya kushiriki kwa njia mbalimbali zenye maana Kwanza nashiriki katika jamii kwa kutoa mchango wangu wa maarifa Kupitia uzoefu wangu wa mafunzo wa akili bandia kuwa tayari, nakuanga tayari kusaidia watu wanaotaka kuelewa teknolojia na matumizi yake, katika maisha ya kila siku. Mara nyingi huwa natoa ushauri na mwelekezo na mafunzo madogo madogo kwa vijana wanaopenda kujifunza. Hii kufanya jambo hilo huwa inanipea furaha kwa sababu najua ninachangia kwa kuwajenga watu na kuwaandaa kwa dunia ya kazi ili waweze kupata mapato yao ya kila siku. Pili nashiriki katika jamii kwa kushiriki shuguli za kijamii. Hii ni pamoja na kushiriki mikutano ya kijamii vikao vya maendeleo au shuguli za kusaidiana katika mtaa ninakoishi. Kupitia shuguli hizi, ninajifunza kusikiliza matatizo ya wengine na kushirikiana na kutafuta usuluhisho. Ushiriki huu unaimarisha sana mshikamano wa kijamii na unaondoa hali ya mtu kujiona yuko peke ake. Jambo la tatu, nashiriki katika jamii kwa kutumia mawasiliano yenye heshima na uwazi Ninaamini mazungumzo yenye staha yanaweza kubadilisha mambo mengi sana Ninapokutana na tofauti ya mawazo Uwa najitahidi kueleza msimamo wangu kwa utulivu na wengine waweze kusikiliza bila kuwahukumu Uwa hapo inanisaidia kupunguza migogoro na inaimarisha kuelewana katika jamii Jambo la nne, nashiriki katika jamii kwa kuwasaidia vijana wenzangu Nairobi ina vijana wengi sana, wenye ndoto kubwa kubwa, lakini wanakosa mwelekeo na pia wanakosa msaada Ninapopata nafasi huwa naweza kuwahamasisha vijana wale, kuwa na nidhamu na kufanya kazi kwa bidii kwa kutumia muda vizuri Naweza kuwaonyesha kwa vitendo, na kuwa maendeleo yanahitaji subira na juhudi zote huchangia kuwajenga kimaadili na kiakili Jambo la tano, nashiriki katika jamii kwa kuwajibika kibinafsi Namaanisha nini nikisema hivi, ninaamini kushiriki katika jamii Hakumaanishi ati yakuwa ni tu kufanya mambo makubwa, bali pia ni kuwajibika katika mambo madogo ya kila siku Hii ni pamoja na kuheshimu sheria, kulinda mazingira na kuishi kwa amani na watu wengine. Kwa mfano; mfano mzuri ni kusaidiana kuhamasisha wengine kufanya mema bila kulazimishwa Jambo la sita, nashiriki katika jamii kwa kutumia maarifa ya teknolojia kutafuta matatizo ya kijamii teknolojia inaweza kusaidia kurahisisha kazi, kuongeza uwazi na kuboresha mawasiliano Ninapendekeza matumizi ya njia ya kisasa kusaidia biashara ndogo na elimu na mawasiliano ya kijamii Pia nashiriki katika jamii kwa kushirikiana na wengine Namaanisha nini nikisema hivi, nashirikiana na wengine kwa kuwahusisha na kusaidiana katika miradi ya kijamii kushiriki kimawazo na kutatua changamoto tukiwa pamoja Hii mambo yote inatusaidia kujenga na mshikamano wa jamii na kuimarisha uwelewano kati ya watu na jamii yangu. Kwa ujumla, ushiriki wangu unalenga kuboresha maisha ya kila mtu. Kuunda mazingira chanya na kuhamasisha maendeleo pamoja Ninaamini kila hatua ndogo ya kushiriki huchangia sana pakubwa katika maendeleo ya jamii yangu na hunipa furaha na itandelea kunipa furaha nikiendelea kuona mafanikio yote tukiwa pamoja.

Ndio ninapenda kucheza michezo ya ubao kwa sababu michezo hiyo inanipeanga nafasia ya kufikiria kwa kina na kupanga mikakati michezo hiyo inahitaji umakini, subira na uwezo wa kufanya maamuzi sahihi na kwa haraka Kila hatua ninayochukua lazima izingatie matokeo ya badaye Jambo linaloongeza uwezo wangu wa kupanga mipango na kutambua hatari Pia, mchezo ya ubau hunisaidia kukuza akili na pia inanisaidia kuongeza na kuelewa kimaantiki Inaniboresha na inaboresha mbinu zangu za kutatua matatizo Mara nyingi ninapocheza na marafiki au familia, michezo hii huimarisha mawasiliano na kushirikiana kwa usahihi Hii husaidia sana kujenga mshikamano mzuri wakijamii na kunifundisha kushindana kwa heshima bila kudharau wengine Zaidi ya hayo, michezo ya ubao hunipa nafasi ya kupumzika kiakili kutoka kwenye shughuli za kila siku. Hii inapunguza msongo wa mawazo na pia huongeza mtazamo chanya na pia hunifanya mimi nijisikie huru kiakili. Mchezo pia hunifundisha uvumilivu, subira na jinsi ya kushugulikia ushindi na pia kushindwa bila kukata tamaa. Hii ni muhimu katika maisha ya kila siku. Kwa sababu inanikaza kuwa mtu anayejua kushirikiana na kukabiliana na changamoto. Si kukabiliana pekee bali kukabiliana kwa utulivu Pia mchezo hii inanijenga kimaadili na inanifunza sana kufanya maamuzi kwa heshima na pia inanifanya mimi kuelewa sheria na inanisaidia kuheshimu masharti ya michezo Mara nyingine ninapushirikiana na wengine katika mchezo ya ubao Ninajifunza kushirikiana, ninajifunza kusikiliza mawazo ya wenzangu na pia kubadilisha mbinu za kufanikisha malengo hiyo inanisidia kuchangia na kujenga uelewano wa kijamii na pia inahimarisha uhusiano wa urafiki na familia Zaidi ya hayo yote, michezo ya ubao ni burudani na yenye manufaa kwa sababu inachangia maendeleo ya akili na kuimarisha uhusiano katika jami Kwa ujumla, mchezo wa ubao si burudani tu, bali ni chombo na ni muhimu katika kukuza akili, katika ujuzi wa maamuzi na uhusiano mzuri katika jami. Hiyo ndiyo sababu napenda mchezo wa ubao kuliko aina nyingine yoyote ya burudani. Kwa sababu inachanganya elimu, ubunifu na furaha katika wakati mmoja.

Nashugulikia udhaifu wangu kazini kwa njia ya kimfumo na yenye malengo. Jambo la kwanza natambua udhaifu wangu kwa uangalifu mkubwa mno. Hii inamaanisha kuwa nachambua sehemu zinazonishinda au kushindwa na kuelewa sababu zinazopeleka udhaifu na kuzingatia jinsi ni zinavyoathiri kazi yangu ya kila siku. Pia natambua udhaifu ni hatua muhimu kwanza huanza mchakato wa kuboresha na kufanya marekebisho yanayolenga matokeo chanya. Baada ya kutambua udhaifu, natoa mpango wa utekelezaji wa hatua kwa hatua ili kuboresha eneo hilo. Hii mara nyingi inajumuisha kujisomea zaidi, kufanya mazoezi ya kazi zinazohusiana na udhaifu huo, au kutafuta mafunzo ya ziada yanayolenga kuongeza ujuzi wangu. Pia nasikiliza maoni na mrejesho kutoka kwa wenzangu au viongozi mrejesho huu hutoa mwanga mpya unaosaidia kuelewa vizuri zaidi ni wapi napaswa kufanya maboresho na mara nyingine pia winaonyesha mbinu ambazo sijawahi kuzingatia Pia kujifunza kutokana na wengine kinasaidia kuwa na suluhisho Ninaweka vipaumbele vya kujiboresha kila siku nikichanganya elimu, mazoezi na uzoefu wa moja kwa moja kazini Hii inamanisha ya kuwa kutenga muda maalum wa kujifunza kufanya mazoezi ya vitendo na kuangalia kila hatua ya maendeleo yangu. Kwa wakati mwingine, nashirikiana na wenzangu wenye nguvu katika eneo hilo Ninajifunza kwa kuangalia jinsi anavyoshugulikia changamoto hizo namna wanavyopanga mikakati na mbinu wanazotumia kufanikisha matokeo hiyo hapo inafanya mchakato wa kujiboresha na kuwa wa kina na unaoleta mafanikio endelevu. Pia, kitu ingine yenye inafanya natumia teknolojia za zana za kazi ili kuuraisisha mchakato wa kupunguza makosa yanayoweza kutokana na udhaifu wangu. Mfano ni kutumia programu zana za elektroniki au mfumo wa kupanga kazi ili kuhakikisha, kazi zinakalimilika kwa ubora na kwa wakati unaofaa. Kukabiliana na udhaifu kunahitaji muda na juhudi endelevu Hivyo mtazamo chanya ni muhimu ili kutoachwa na kuchukizwa au kukara tamaa Kwa njia hizi zote udhaifu wangu hubadilika kwa fursa ya kujifunza kuimarisha ujuzi na kuongeza tija kazini Pia mchakato huu hunisaidia kwa viongozi bora mfanyakazi anayewaza na anayeweza kushirikiana na ufanisi na kushugulikia changamoto wa ustadi na busara huyo ni kiongozi mzuri na mfanyikazi mzuri anaye jelewa. Kwa hivyo, kushugulikia udhaifu si tu kurekebisha mapungufu bali ni chombo cha maendeleo binafsi kuboresha uhusiano wa kazi na kuwa na mchango chanya zaidi wa shirika.

Kwanza natumia kompyuta yangu binafsi na programu zake mbali mbali, programu za maandishi, programu za jedwali, na pia programu za uchambuzi husaidia kupanga kazi na kuandika ripoti na pia kuhifadhi tarifa muhimu kwa uraisi. Pia natumia programu za kupanga muda kama vile kalenda ya kielektroniki na alamu. Izo hunisaudia sana kupanga ratiba yangu na pia hunisaudia kutenga muda wa kila shughuli na huakikisha kuwa kila kazi na kila kazi ambayo ni muhimu imekamilika kwa wakati unaofaa. Pili natumia simu mahiri kwa ajili ya mawasiliano ya haraka. Kupata ujumbe mfupi, baruapepe na programu za video, ninaweza kushirikiana na wenzangu bila kuhitaji kuwa sehemu moja. Tatu, natumia zana za wamasiliano ya mtandaoni kama vile zoom na whatsapp. Hizi hufanya mikutano ya kikazi kuwa rahisi na zinaweza kutoa nafsi na nafasi ya kushiriki mawazo. Kufanya maamuzi pamoja pia ni moja wapo ya Jambo hilo na pia kufatilia maendeleo ya miradi Jambo la nne naweza kutumia zana za uhifadhi wa wingu ili kuweza kubeba nyaraka muhimu kushiriki faili kwa haraka na pia zinaniwezesha kuhakikisha taarifa zipo salama na zinapatikana popote Tano natumia zana za kujifunza mitandaoni Mara nyingi ninapitia video za mafunzo makala au programu maalum za kujifunza ujuzi wa kisasa Jambo la sita ni kuwa ninatumia zana za uchambuzi wa data za ripoti hiyo inanisaidia kuona muenendo wa taarifa na kufuatilia matokeo ya kazi ili kuweza kufanya maamuzi sahihi kulingana na data halisi Jambo la saba natumia programu ya usalama na ni programu ya usalama wa mtandao Zana hizi zinahakikisha kuwa taarifa yangu na za shirika ambazo niko ndani yao ziko salama dhidi ya udokozi Uvutaji wa data au mashambulio mengine ya mtandaoni kwa sababu zinakua mingi sana Jambo la nane, natumia zana za burudani dijiti kwa vipindi vya mapumziko na pia navitumia programu vya mumziki na video na michezo midogo Pia unasaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunipa nafsi ya kupumzika akili Pia natumia zana hizi za dijiti kwa kuanda maridadi na kushirikiana na wenzangu kwenye miradi ya kikazi na miradi ya kijamii. Kwa ujumla, zana hizi za dijiti hufanya kazi yangu iwe rahisi na ndiyo ninazitumia kila siku na pia ni yenye ufanisi mkubwa na pia ni yenye mpangilio na pia unasaidia sana kuongeza mawasiliano na kujifunza na pia inasaidia kwa ubunifu kazini. Kwa hivyo kila mmoja ya zana hizi ni muhimu sana katika maisha yangu ya kila siku na huchangia kwa kiasi kikubwa katika kufanikisha malengo yangu binafsi na pia malengo ya kikazi.

Naam ndio ninapenda mziki wa jadi na naupenda kwa sababu ni mziki ambao unakisi utamaduni wetu na historia ya jamii mziki huo haukubalishi burudani tu, bali pia huchangia na huhifadhi mila, desturi na tamaduni za kizazi kilicho pita Napenda jinsi ala za jadi zinavyotumika, kama ngoma, ndimi, filimbi au kalimba zinazotoa sauti za kipekee zinazofanya mtu kuhisi ameunganishwa na asili na mzizi yake. Uimbaji wa jadi, maneno yake na midundo, hutoa hisia za furaha, hisia za utulivu na hisia za kumbukumbu na mara nyingine pia hutoa hisia za usoni au majonzi ya zamani. Mziki wa jadi hubeba mafunzo ya kimaisha na mafunzo ya maadili, kama mshikamano wakijamii na pia heshima kwa wazee na ushirikiano, na pia bila kusahau kutimiza utu bora ndani ya jamii Mara nyingi ninapokuwa na furaha nasikiliza au nacheza mziki huu na familia au marafiki Jambo linalo ongeza mshikamano wa jamii huu ni uhusiano wa karibu Pia mziki huu hunikumbusha umuhimu wa kutunza utambulisho wa kitamaduni na hufundisha vijana kuwa na fahari ya asili yao, bila kusahau historia yao pia. Mziki wa jadi unachangia sana katika kusherehekea na pia unachangia sana katika sherehe za kijamii, kwa mfano harusi, mavuno na sherehe za kidini pia. Huku pia bila kusahau, unakuwa pia ni daraja wa kuunganisha vizazi tofauti. Zaidi ya hayo yote, napenda mziki wa jadi kwa sababu ni chombo chakueleza hisia, ni chombo chakueleza hadithi, na pia ni chombo chakueleza historia. Bila kusahau pia inaweza ikabadilisha kumbukumbu kuwa somo la maisha, pia kuwa furaha na pia kuwa mshikamano wa jamii. Kwa hivyo kwa ujumla, mziki wa jadi ni, si burudani tu, bali ni urithi unaojenga jamii na unaounganisha watu na kuhifadhi utamaduni wetu. Na mambo hayo yote huwa inafanyika kwa kuhakikisha vizazi vijavyo vinaweza kuthamini asili yao.

Ikifika ni kwa marafiki wapya, jambo la kwanza napenda ni kuwa wazi kirafiki. Ninapoanza kuzungumza na mtu mpya, huwa nafanya jitihada ya kumkaribisha kwa maneno mazuri na tabasamu. Hii huwa inasaidia sana kwa kuvunja barafu na kufanya mtu ajisikie amekaribishwa. Pili, nasikiliza kwa makini. Naweza kusikiliza bila kukatisha mtu na pia ni muhimu sana kwa sababu inaweza kujenga uwaminifu na heshima. Maranyingi ninauliza maswali kuhusu maisha yake, kazi au maslai yake Ili kuelewa zaidi na kuwaonyesha kwamba inavutiwa na mazungumzo Tatu, nashirikiana katika shuguli au vipindi vya kijami Hii inaweza kuwa michezo, shuguli za kijami au shuguli za kujitolea Kwa kushirikiana pamoja, mnaweza kufanya urafiki wa kweli Unaweza kujenga mafunzo, furaha na mshikamano kwa pamoja Jambo la nne, nitaweza kuonyesha upendo na huruma kwa wengine nae pia nitataka awe ivo Kwa sababu kuna wakati mtu anapitia changamoto na kusaidia au kuonyesha huruma, uimarisha urafiki Hii hufanya watu wajisikie wanathaminiwa na wanapendwa na pia wanaenda, wanaweza kuwa karibu nami Jambo la tano, nasisitiza uaminifu na uwazi marafiki wapya wanapo onana na kuwa, wanaweza kuwa minika, wanakuwa na hamu na kuandeleza usiana wakirafiki Hii inajenga msingi thabiti wa urafiki na unaweza kudumu kwa mda mrefu Jambo la sita, inajitahidi kushirikiana na kushirikiana kwa furaha kucheka pamoja, kubadilisha vicheko na kushirikiana katika mazungumzo Pia huchangia sana, kuchangia sana kwa kujenga urafiki Jambo la saba napenda kuwa mtu wa msaada kama marafiki wapya wahitaji msaada kidogo au mailekezo Naweza kutoa kwa moyo wote na kusaidia kujenga uhusiano mzuri hivi vyote uchangia kujenga marafiki wapya kwanjia ya heshima, uwazi na mshikamano wa kweli Kwa ujumla, naweza kufanya marafiki wapya kuna hitaji uvumilivu na pia huruma na uwaminifu na uwezekano wa kushirikiana.

Mchezo ninayopenda kujaribu zaidi ni mchezo wa ndondi kwa sababu ni mchezo unaojenga nguvu, ni mchezo unaojenga uvumilivu na pia unajenga ustadi wa kupanga mikakati ya haraka. Ndondi si burudani tu bali ni mafunzo makubwa ya kimwili na pia mafunzo ya kisaikolojia Ndondi hufu hufundisha mtu kuthibiti hasira kufanya maamuzi ya utulivu na pia kukabiliana na changamoto bila hofu Kila shambulio au kujilinda kunahitaji umakini mkubwa na mbinu sahihi Jambo linaloongeza uwezo wangu wa kukabiliana na matatizo katika maisha ya kila siku Pia ndondi huboresha ujasiri, mshikamano wa kiakili na mwili na ustadi wa kupanga hatua ili kufanikisha ushindi Mara mingi ninaposhiriki mazoezi au mashindano Naweza kujifundisha uvumilivu, nidhamu ya kibinafsi kwa kuwa kushindwa kunafundisha jinsi ya kujibu tena bila kukata tamaa. Mchezo huu pia hunifundisha kushirikiana na wenzangu kuelewa nguvu na udhaifu wa mwili na kueleza mbinu za kushindana kwa heshima. Zaidi ya hayo, ndondi hunifundisha kusoma mwenendo wa mpinzani kutabiri hatua zake na kutumia akili pamoja na nguvu za mwili. Jambo linaloongeza ujuzi wangu wa kimkakati. Mara nyingine linapojishughulisha na mazoezi ya ndondi Napata nafasi ya kupumzika kiakili kutokana na shughuli nyingine za kila siku Hii inasaidia sana kupunguza msongo wa mawazo na pia inasaidia kuongeza mtazamo chanya inasaidia pia kunifanya nijisikie huru kiakili na pia kimwili Ndondi pia hunijenga kimaadili na pia hunifunza kuheshimu sheria za mchezo kushirikiana na wenzangu, pia inasaidia na pia inasaidia kushindana kwa heshima bila kudharau au kubagua mtu mwingine Pia mchezo huu hunifundisha subira, uvumilivu na udhabiti kwani kila mbio mpira au shambulizio ni fursa ya kuboresha mbinu zangu.

Ndoto yangu kubwa, zaidi sana mno ni kuwa mtaalamu wa kimataifa katika elimu ya akili bandia. Hii itaniweza, itaniwezesha niweze nikasaidia watu na mashirika kote kote duniani kutumia teknolojia kwa ufanisi na kwa faida ya jamii. Napenda kuona dunia ambapo elimu na mafunzo na teknolojia vinaweza kufikiwa kwa rahisi kwa kila mtu, bila kujali mahali alipo. Ndoto hii pia inahusisha kusaidia sana vijana kujifunza ujuzi wa kisasa na pia unasaidia kukuza vipaji vyao na bila kusahau pia inasaidia kuweza kuwaweka tayari kwa changamoto za kazi na pia changamoto ya maisha ya kisasa Pia ndoto yangu ni kuunda miradi ya elimu inayochanganya ubunifu Inayochanganya teknolojia na pia ambayo ina mbinu za kisaikolojia ambayo inaeza kuongeza tija na maendeleo Zaidi ya hayo yote, ndoto yangu kubwa ni kuwacha alama chanya kubwa sana katika maisha ya watu wengi na katika maisha ya watu wengine na pia kuhamasisha maendeleo na kuchangia katika jamii, yenye elimu na ujasiri bila kusahau mafanikio kwa kila mtu Kwa ujumla, ndoto yangu ni kuwa na mchango wa kweli katika dunia kupitia elimu akili bandia na teknolojia Ili kufanya maisha ya watu kuwa bora zaidi na ili kufanya maisha ya watu iweze kusaidika kwa namna tofauti Kwa sababu ndoto hii itawezesha watu kuweza kupata mapato yao ya kila siku na kuweza kuwapa wale walio kando yao na wale lao wategemea Machakula chao cha kila siku Kwa hivyo hiyo ndoto yangu kubwa.

Napenda hali ya hewa pole na pia hali ya hewa baridi kwa sababu zote zinaweza kutoa utulivu na faraja ya kiakili. Hali ya pole yenye joto la wastani upepo mdogo na mawingu machache hunifanya nijisikie uhuru na hujifanya nijisikia kufanya shuguli za kila siku bila msongo au joto kali. Kwa pandemu mwingine, hali ya baridi hutoa hisia ya za ustawi, inaboresha umakini, na pia inafanya nipumzike kirahisi. Jambo hili linaongeza sana tija kazini na burudani. Napenda baridi kwa sababu, pia baridi hufanya mazingira ya inje kuwa safi, baridi pia hufanya anga inaweza kuwa safi, na pia hutoa nafasi ya kufikiria kwa kina, kufanya mazoezi au kupumzika kando na asili. Hali zote mbili ya pole na ya baridi huchangia utulivu wa akili hutoa furaha ndogo ndogo na hunisaidia kuwa na mtazamo chanya na wekezaji wa nishati kwa shuguli za kila siku Zaidi ya yote napenda hali hizi kwa sababu zinanifanya nijisikie karibu na mazingira yangu Pia zinaweza kunisaidia kupumzika na inaweza kunisedia kuongeza ufanisi wangu wa akili na mwili Kwa ujumla, hali ya hewa pole na hali ya hewa baridi ni rafiki kwa akili na mwili na pia yanaweza kuchangia furaha, inaweza kuchangia utulivu na pia bila kusahau yanaweza kuchangia mtazamo chanya katika maisha yangu ya kila siku.

Rafiki wangu wa karibu sana ni Rafiki wa kike mwenye jina la triza mwajuma Triza tuliweza kukutana katika shule ya msingi, sisi wote tulikuwa wageni katika shule hiyo na ndo tulikuwa tumejiunga na darasa la tatu Sasa tulipokuwa tumeingia shule hiyo tulikalia mtihani yetu mtihani hii ndio ingeweza kueleza kama tungeweza kurudia ama tulikuwa tumetosha kuendelea katika kuenda katika darasa lililokuwa mbele Mimi na triza wakati huo huo tulionana, tukapendana na tukawa marafiki wazuri sana Tulikuwa tumeweza kusaidiana kwa njia tofauti tofauti na ndio tulipatana shuleni na mambo tulifanya pamoja ni kama kuimba, kuandika, kufanya mtihani pamoja, kucheza michezo pamoja na kushirikiana na walimu kwa pamoja Jambo hili liliniwezesha kupata rafiki na liliniwezesha pia kupita mtihani yangu Kwa sikuwa ni nilikuwa na uwezo wa kusoma na nilikuwa na anaipenda kusoma kando yangu Kilicho fanya tukuwe marafiki ama kilicho fanya nijue kuwa Triza ni rafiki wa kweli Ilifika siku ambayo ni litaji msahada mno kutoka kwa mtu yoyote Lakini hakuna alie nisaidia Bali ni Triza pekeyake na kwa wakati huo Hata hatukuwa na uhusiano mkubwa sana tukuwa marafiki hivo sana Lakini kwa roho yake mzuri alieza kunisaidia na akaeza kunitoa katika shida hiyo Kitu ambalo ningependa kusema kuhusu Rafiki yangu Triza ni kuwa ni rafiki mwema na ni rafiki ambayo Unaeza mtegemea na ningependa yoyote aliye duniani aweze kumpata rafiki kama huyo na ukaeza mpata rafiki kama huyo ni vizuri kumshikilia na usimuachilie Kwa sababu dunia yenye tuko sahi marafiki si wengi na hata wenye wako si wote wazuri.

Ndiyo, kwa uhakika inaweza kuishi siku moja bila teknolojia Ngawaji itakuwa ni jambo sirahisi sana kwa sababu teknolojia imekuwa sehemu muhimu sana kwa maisha ya kila siku haswa kwa maisha yangu kuishi siku moja bila teknolojia kungeitaji maandalizi ya kisaikolojia na kivitendo kwa sababu shuguli nyingi utegemea simu, tarakilishi na mtandao Hata hivyo ninaamini kuwa inaezekana na pia kuna faida nyingi zinazoweza kupatikana kutokana na kufanya hivo angalau kwa mda mfupi Kwanza, kuishi bila teknolojia kwa simu kunanipa nafasi ya kurudi kwenye maisha ya kawaida ya kijamii na kimazingira.Kupedelea kuangalia skrini mara kwa mara Ningetumia muda huo kuzungumza ana kwa ana na watu kusikiliza mawazo yao na pia kushiriki kwa hisia ya njia moja kwa moja Jambo hili lingeimarisha uhusiano wakibinadamu na kunifanya nijiskie karibu zaidi na watu wanaonizunguka.Jambo la pili siku bila teknolojia ingenisaidia kupunguza msongo wa mawazo Kila siku tunapokea taarifa mingi kupitia simu na mitandao Jambo linalochosha akili bila sisi kutambua. Bila teknolojia akili yangu ingepata nafasi ya kupumzika, kutulia na kufikiria kwa kina bila usumbufu wa ujumbe au arifa Jambo la tatu, kuishi bila teknolojia kunge ongeza umakini wangu katika shuguli za kawaida Ningeweza kufanya kazi za nyumbani, kusoma kitabu na kufanya mazoezi bila kuvurugwa na simu Jambo lingine ingeeza kunisidia kufanya mambo kwa utulivu na kwa umakini zaidi Jambo la nne, siku bila teknolojia ingenifundisha kujitegemea zaidi Badala ya kutegemea ramani za mtandaoni, ningejifunza kuuliza njia Badala ya kutegemea vikumbusho vya simu, ningetumbia kumbukumbu ya akili yangu kupanga ratiba Hii ingeimarisha sana uwezo wangu wa kufikiri na kupanga mambo bila msaada wa vifaa vya kielektroniki Pia, kuishi bila teknolojia kwa siku moja kungeimarisha uhusiano wangu na mazingira Ningetumia muda mwingie nje, ningetembea nikitazama mazingira na pia ingenisaidia kuvuraia asili bila haraka hiyo hiyo ingeongeza utulivu kwa akili ningenifanya nijisikie huru zaidi Hata hivyo, siwezi kupuuza changamoto zinazokuja na kuishi bila teknolojia.Kwa mfano, kazi mingi za kitaalamu zakitaaluma utegemea sana teknolojia bila teknolojia baadhi ya majukumu yangechelewa, au hata hayangefanyika Pia mawasiliano yangekua magumu hasa kama kuna dharura kama mtu anayefanya kazi katika mafunzo ya kiibandia teknolojia ni nyezo muhimu sana ya kazi Haswa kwangu mimi mwenyewe Kutokuwepo kwa teknolojia kungezuia upatikanaji wa taarifa, mawasiliano ya kikazi na utekelezaji wa majukumu na si majukumu pekeake bali majukumu muhimu muhimu Hii inatuonyesha ya kuwa teknolojia licha ya changamoto zake ina mchango mkubwa sana katika maendeleo ya kazi na maendeleo ya jamii Hata hivyo kuishi siku moja bila teknolojia si lazima iwe kukataa teknolojia kabisa.

Ninaenda mahali pa ibada mara tatu ama hata mara nne kwa mwezi. Kwa sababu ibada ni sehemu muhimu sana kwa maisha ya kila siku. Kupitia ibada napata nafasi ya kutafakari, nafasi ya kusali na nafasi ya kushirikiana na wenzangu katika njia ya kiroho Hii hunifundisha mshikamano, heshima na mshikamano wa kijamii Kwani kila mtu ana nafasi ya kushiriki, kuimba na kusali na kujifunza pamoja maali pa ibada pia hufunza nidhamu binafsi, subira na uvumilivu mno katika maisha ya mtu Kila tukio la ibada linaweza kuwa funzo la maisha kwani tunajifunza kushirikiana na watu wa mitazamo tofauti kuelewa hisia zao na kuzungumza kwa heshima Zaidi ya hayo, ibada husaidia sana kupumzika kiakili kutoka shughuli za kila siku inasaidia pia kupunguza msongo wa mawazo na pia unasaidia kurudisha utulivu wa akili na utulivu wa moyo. Kwa upande wa kibinafsi, ibada pia hufundisha kushukuru Pia inafundisha kuendeleza maadili mema na kuangalia maisha yangu kwa tazamo chanya Mara mingi kuhudhuria mahali pa ibada kunanifanya nijisikie karibu na jamii yangu na kujenga uhusiano mzuri na familia, marafiki na majirani Pia, ibada hii hunifundisha jinsi ya kushugulikia changamoto kwa amani kutoa msaada kwa wengine na kushiriki furaha na huzuni katika hali tofauti za maisha. Kwa hivyo ibada si tu shughuli za kidini Bali ni darasa la maisha, funzo la maadili na pia na njia ya kujenga mshikamano wa kijamii. Kwa ujumla nitasema kuwa kuhudhuria mahali pa ibada mara kadhaa kunanisaidia niweze kuwa mtu bora zaidi kiroho, kimaadili na kijamii na pia kuhudhuria ibada hunisaidia kutulia akili kupumzika na kutoka shughuli za kila siku Hii inanifundisha mshikamano wa kijami na pia zaidi ya hayo yote mahali pa ibada ni chombo muhimu sana pa kutulia na pia kuhudhuria ibada pia husaidia kujenga uhusiano kati ya mtu binafsi na mungu wake mara nyingine ibada pia hutufundisha kuchughulikia changamoto zile zinazotukumba katika maisha na zile zinazokumba wale wanaotuzunguka kwa kutumia hekima na katika maamuzi yetu ya kila siku.

Ndiyo, ninapenda sana kupiga picha, ni kwa sababu picha si ya burudani tu, na pia picha pia inisaidia pia kwa njia tofauti picha, hunipa njia ya kipekee ya kueleza mawazo, hisia na mtazamo wangu kuhusu maisha kupiga picha, huniruhusu kunasa muda ambao hauwezi kurudi tena na pia unanisaidia kuugeuza kuwa kumbukumbu ya kudumu Kila picha ninayoipiga huwa na hadithi yake Iwe na tabasamu la mtu, mandhari ya asili au tokeo la kawaida linalobeba maana kubwa Napenda kupiga picha kwa sababu huwa inanifanya niwe makini zaidi na mazingira yanayo nizunguka Ninajiifunza kuona uzuri katika mambo madogo ambayo watu wengi hupita bila kuyatilia maanani Kupitia kamera ninaweza kuona mwanga, ninaweza kuona rangi na pia ninaweza kuona maumbu kwa njia tofauti Jambo linalo ongeza ubunifu wangu na kunifanya nifikirie kwa kina zaidi ni mambo hayo Pia kupiga picha hunisaidia kupumzika akili Wakati ninapokuwa nimelemewa na mawazo mengi haswa za kazi Ninaweza kuchukua kamera na kuanza kupiga picha Tukio hilo litafanya nitulie na litafanya kuzingatia jambo moja kwa wakati moja Hii hunifanya napunguza mawazo na inanipea hisia ya utulivu wa ndani Zaidi ya hayo kupiga picha hunifundisha subira ili kupata picha mzuri mara nyingi ina hitaji kusubiri muda sahihi Mwanga ufaao au tukio itoke kwa wakati wake Nisipofanya hivo picha hiyo haitatokea vizuri Pia subira hii hunisaidia pia katika maisha ya kila siku Kwani, inaweza kunifanya nijifunze kuwa mtulivu na kuto uchukua maamuzi ya haraka kupiga picha pia hunisaidia kuboresha mawasiliano Wakati mwingine, picha inaweza kueleza jambo kwa nguvu zaidi kuliko maneno mengi Kupitia picha, ninaweza kuwasilisha hisia ujumbe au hali fulani bila kuhitaji maelezo marefu Hii ni muhimu haswa katika dunia ya sasa ambapo watu hupendelea kuona kile hupendelea kuona kuliko kusoma hawapendi kuona kusoma sana wanapendelea tu kuona Napenda pia kupiga picha kwa sababu inanipea nafsi ya kushirikina na watu ninapopiga picha za watu ninajifunza kuwasiliana nao, kwa heshima, kwa kuwaelewa na kwa kufanya wajisikie huru mbele ya kamera Hii inanisaidia kuimarisha uhusiano wa kijamii na kunijenga kama mtu anayejua kushirikiana na wengine. Kwa upande wa kumbu kumbu kupiga picha hunisaidia kuhifadhi nyakati muhimu za maisha. Baadae ninapotazama picha hizo nakumbuka hisia nakumbuka mawazo na nakumbuka pia mazingira ya wakati huo. Hiyo yote inanisaidia na inanipa furaha na inanifanya niweze kudhamini safari ya maisha yangu. Zaidi ya yote kupiga picha hunipa uhuru wa ubunifu Hakuna njia moja sahihi ya kupiga picha na kila mtu ana mtazamo wake Hii inanifanyanga nijisikia huru na kujaribu mtindo tofauti, pembe tofauti na mawazo mapya bila hofu ya kukosea Kwa ujumla napenda kupiga picha kwa sababu hunichanganya ubunifu inanisaidia kwa utulivu wa akili, inanisaidia kwa mawasiliano na kumbukumbu katika shughuli zote moja kwa moja zenye nafanya na ni njia pia ya kuona dunia kwa macho mapya na pia inahifadhi uzuri wa maisha kwa njia ya kudumu.

Ningependa kuona maendeleo ya kweli na maendeleo endelevu katika jamii maendeleo ambayo yanagusa maisha ya watu moja kwa moja na kuleta mabadili chanya ya muda mrefu Kwanza ningependa kuona maendeleo makubwa katika elimu Hasa elimu inayolenga ujuzi wa vitendo na maandilizi ya maisha ya kazi elimu ikiboreswa, vijana watakuwa na uwezo wa kujitegemea watakuwa na uwezo wa kufanya maamuzi sahihi na pia uwezo wa kuchangia kikamilifu katika maendeleo ya jamii Pili ningependa kuona maendeleo katika ajira na fursa za kiuchumi jamii inapokuwa na nafasi mingi za kazi za mazingira na mazuri ya kufanya biashara watu hupunguza utegemezi na kuimarisha maisha yao kwa heshima Hii pia tusisahau pia inapunguza changamoto kama uhalifu na msongo wa mawazo unaotokana na ukosefu wakipato Tatu ningependa kuona maendeleo katika madili na mshikamano wa kijamii jamii yetu jamii yenye madili imara huheshimiana jamii pia yenye madili imara pia hushirikiana na bila kusahau pia hutatua migogoro kwa amani Si kwa kukorofishana kuimarisha mazungumzo kuheshimiana na kuheshimu tofauti na kujali ustawi wa wengine ni hatua muhimu sana katika kujenga jamii imara Jambo la nne ningependa kuona maendeleo katika matumizi ya teknolojia kwa manufaa ya jamii teknolojia ikiweza kutumika itaboresha huduma zetu za afya Itaboresha huduma za elimu bila kusahau pia itaweza kuboresha huduma za mawasiliano Badala ya kutenganisha watu. Matumizi sahihi ya kiteknolojia inaweza kuongeza uwazi kupunguza gharama na kurahisisha upatikanaji wa huduma muhimu. Jambo la tano ningependa kuona maendeleo katika huduma za afya na ustawi wa akili. Afya njema ni msingi wa jamii yenye nguvu na upatikanaji wa huduma bora za afya unapaswa kuwa haki ya kila mtu. Kujali afya ya akili pia ni muhimu kwa sababu jamii yenye watu walio tulia kiakili huwa inafanya maamuzi bora na pia huishi kwa amani zaidi Jambo la sita na sila mwisho ningependa kuona maendeleo katika uongozi na uwajibikaji mkubwa sana bali katika ya viongozi viongozi wanaowajibika na ni waadilifu na wanaosikiliza wananchi wanaweza kujenga imani na wanaweza kuleta maendeleo ya kweli uwajibikaji pia unaongeza usawa na pia unakikisha raslimali zinatumika kwa manufaa ya wote Zaidi ya yote ningependa kuona maendeleo yanayojali utu wa binadamu, maendeleo ya siyo muacha mtu nyuma na pia maendeleo ya siyo bagua na yanayotoa nafasi sawa kwa wote bila kujali hali ya kijamii au kiuchumi jamii inayojali watu wake huwa inajenga mazingira ya amani, mazingira ya usalama na pia inakuanga na matumamaini ya badaye kwa ujumla, maendeleo ninayotamani kuona ni yale yanayojenga elimu, yanayo jenga uchumi na pia yale yanayo jenga madili, afya teknolojia na uongozi bora haya yote ni ili kuunda jamii yenye usawa, mshikamano na maendeleo ya kudumu kwa vizazi vijavyo.